Kinachofanya nicheke ni mambo madogo ya maisha ya kila siku huwana cheka ninapokuwa na marafiki wanaopenda utani, hadithi za kuchekesha na kumbukumbu za zamani Pia hunichekesha video fupi vichekesho na watu wanao jichezea bila kujua, nacheka ni kiona watoto wa kifanya mambo ya kipuzi au wanyama wakitenda kwa njia ya ajabu.

Kila siku, ninatumia zana mbalimbali za kidigitali kunisaidia katika mawasiliano, kazi na kujifunza pia. Ninatumia simu janja kuwasiliana kupitia WhatsApp, simu na barua pepe. Pia ninatumia mitandao ya kijamii kama Instagram na Facebook kupata taarifa na kuwasiliana na marafiki zangu.

Inasharekea sikukuu kwa njia rahisi lakini yenye furaha. Mara nyingi ninatumia muda huo kuwa na familia na marafiki. Tukila pamoja na kuzungumza pia. Pia huakikisha nina vaa vizuri na kudhuria ibada ikiwa ni siku ya kidini. Wakati mwegine tunapika vyakula maalumu vya asili au kununua chakula cha pamoja.

Napendelea hali ya baridi kuriko joto. Baridi hunifanya nidjisikie mtulivu na mwenye nguvu zaidi. Ni rahisi kuvaa nguo za, kujikinga na kuendelea na shugri zangu bila kuchoka sana. Pia napenda kurara kurara kurara vizuri wakati wa baridi na kufanya kazi bila jasho jingi. Joto kali hunisumbua kwa sababu hunichosha haraka na kunafanya nikose umakini.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu, kutembea hunisaidia kupumzisha akili na kuimarisha afya ya mwili. Ninapokuwa natembea hupata muda wa kufikiri, kufurahia mazingira na kupunguza msongo wa mawazo. Pia ni njia rahisi ya kufanya mazoezi bila gharama Wakati mwingine hutembea peke yangu na wakati mwingine na marafiki zangu ili kuzungumza na kushirikiana.

Ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi na yenye maana. Mara nyingi natumia siku hiyo nikiwa na familia na marafiki wa karibu. Tunaeza kula pamoja, kuzungumza na kushiriki furaha wakati mwingine ninajipatia zawadi ndogo au kujitibu kwa kitu ninachokipenda.

Ndio, napenda kusikiliza redio. Redio hunipa burudani na tarifa muhimu kila siku. Napenda kusikiliza vipindi vya mziki, habari na mjadala wa kijamii. Hunisaidia kujua kinachoendelea katika jamii na dunia kwa ujumla. Pia husikiliza redio nikiwa nyumbani au safarini kwa sababu ni rahisi na haigharimu sana.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa mipangilio wa hatua kwa hatua. Kwanza natathmini kazi nilizopewa na nitambue mambo muhimu zaidi yanayohitaji kufanikishwa. Kisha ninaandika malengo hayo kwa uwazi yakitolewa kwa kipimo cha matokeo kinachoweza kupimika. Baada ya hapo, hugawa malengo kuwa hatua ndogo ndogo zinazofanikisha lengo kuu.

Zoea nzuri ndiri olijenga ni kuwamuka mapema kila siku. Ime nisailia kupanga siku yangu vizuri, kufanya kazi kwa umakini na pia kupata muda ya kufanya mazoezi ya ukusoma. Kuwamka mapema kuna, kuna nifanya nijisikie mwenye nguvu na nikiwa na nidhamu ya muda. Pia nimejenga Zoea lakupanga kazi zangu mapema asubuhi, kuondoa haraka, shinikizo na muisho na wamuda.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani. Kufanya kazi nyumbani hunipa utulivu na kunisaidia kuzingatia majukumu yangu bira usumbuvu mwingi. Ninaweza kupanga muda wangu vizuri na kufanya kazi kwa ufanizi. Kwa ufanisi zaidi. Pia hunisaidia kuokoa mda na gharama za usafili. Nikiwa nyumbani napata nafasi ya kupumzika kidogo kak kati kati ya kazi na kutunza maitaji yangu kibina.

Ningependa kuwa na uwezo wa kusoma akili ya akili za watu kwa wakati mmoja. Hii ingenisaidia kuelewa hisia mawazo na mahitajia ya wengine bila tatizo ua mawasiliano. Kwa uwezo huu ningefanikisha kusaidia wengine kwa urahisi zaidi, kuepuka migongano na kufanya maamuzi bora. Pia ingenisaidia kujifunza haraka na ku, haraka kutokana na uzoefu wa wengine na kuongeza elewa uwelewa wangu kuhusu dunia.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali, lakini hasa vitabu vya elimu na hadithi za maisha. Vitabu vya elimu hunisaidia kuongeza ujuzi wangu, kuelewa mambo mapya na kufikiria kwa kina. Hadithi za maisha au riwaya, unifudisha madili, uchoche ubuunivu wangu na kufanya nime na mtazamo tofauti wa maisha.

Ninaimiza ushirikiano katika timu kwa kuwanzisha, mawasiriano wazi na heshima kwa kila mshiriki. Ninakikisha kila mtu anasikilizwa na hisia au mawazo yake yanadhaminiwa. Pia anapendekeza mikutano ya pamoja kugawa majukumu kwa uwazi na kushirikiano katika kutatua changamoto badala ya kulaumu.

Wakati nina wasiwasi napunguza mkazo kwa kufanya mambo yanayo nisaidia akili na mwili kupumzika Kwanza kupumua kwa kina hili kutuliza akili Mara nyingine ninaandika hisia zangu au matatizo yangu ili kuyatambua vizuri Pia napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo kwa sababu hunisaidia kutoa nishati hasa na kunifanya nijisikie vizuri.

Napendelea kitanda kizuri kuriko kigumu. Kitanda kizuri hunifanya ni jisikie huru na kupumzika vizuri baada ya siku, ndevu ya kazi. Unisaidia kurara usingizi mzuri na kuamka nikiwa na nguvu. Pia upunguza maumivu ya mwili hasa mgongo na shingo. Ingawa kitanda kigumu kinaeza kuwa na faida kwa watu wengine. Nimi unipa upata faraja zaidi kwenye kitanda kizuri.

Ndiyo, najiona kuwa mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria njia mpya za kutatua matatizo na kubuni mawazo tofauti katika kazi na maisha ya kila siku. Ubunifu hunisaidia kuangalia changamoto kwa mtazamo mpana na kupata suluhisho bora. Pia napenda kujifunza mambo mapya kujaribu mbinu tofauti na kuboresha kile ninachokifanya. Ninapokuwa huru kufikiri na kutoa mawazo yangu najiisi mwenye motisha na ujasiri zaidi.

Kwa maoni yangu, timu bora ya mpira wa kiragibi wa merekani ni hile inafanikiwa kushinda mechi nyigi na kuchukua na wachizaji wenye vipaji. Napenda kuzingatia timu ambazo zimeonyesha ushindi mzuri msimu mzima na pia kushinda Super Bowl kwa sababu hilo linaonyesha nguvu na nidhamu ya timu. Kwa mfano timu kama Miami Dolphins, zinashikilia historia nzuri. Kwa upande wangu, timu bora ni hile inayoleta mshikamano, ushindi wakweli na wachezaji wanaoshirikiana vizuri. Sio tu rekodi zao.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni kile kinachonifutisha maadili na kuniachia mafahari ya maisha Ninapenda vitabu vinavyohusiana na hadithi za maisha na zinazoonyesha changamoto za watu na jinsi wanavyokaribiliana nazo Kitabu hiki kimenifundisha uvumilivu, ujasiri na umuhimu wa kufanya maamuzi sahihi Pia kimenisaidia kufikiria kwa kina, kuelewa hisia za wengine na kuongeza ubunifu wangu hicho kitabu ni kidaga kimemwozea.

Mara nyingi naoga mara moja kila siku kwa sababu hunisaidia kuhifadhi usafi wa mwili na kuondoa uchovu wa siku. Wakati mwingine, kama siku yenye shughuli nyingi au joto, naweza kuoga mara mbili, asubuhi na jioni, ili nijisikie safi na mwenye utulivu. Kuoga pia hunisaidia kuondoa harufu na kunifanya nijisikie vizuri, kihisia na kimwili.

Napenda harufu ya maji safi na maua. Harufu hii hunifanya nijisikie mtulivu, mwenye furaha na tayari kwa siku. Pia napenda harufu ya chakula, kipikwa, kikichomwa, vizuri kwa sababu hunivutia kihisia na hunifanya niwe na hamu ya kula. Wakati mwingine napenda harufu ya mvua. Inanikumbusha asili na kunipa hisia ya utulivu.

Ndiyo, napenda maua sana. Yanapendeza machoni, hutoa harufu nzuri na hunifanya, nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Napenda maua kwa sababu yananikumbusha asili, uzuri wa maisha na wakati wa amani. Pia huwa chaguo nzuri la mapambo nyumbani, au kama zawadi kwa watu ninaowapenda.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki. Hii uniseidia kujieleza kihisia na kuondoa msongowa mawazo. Kupiga chombo pia kina nifundisha ni dhamu, uvumilivu na ubunifu. Hasa ninapojaribu kujifunza vibao vipya au mbinu mpya. Ninapenda hasa vyombo vina vyoweza kunipa furaha maramoja kama vile kinanda. Kwa sababu vinaunganisha sauti na hisi a nzuri.

Mchezaji ninayampenda ni ule, anayejituma, ananidhamu na anafanya kazi kwa mshikamano na wenzake. Sipendi tu wenye vipaji, bali wale wanao jitahidi, wanao wajibika na kuonyesha uongozi katika timu yao. Pia napenda wachezaji, wanaopendwa kwa maadili mema heshima kwa wapinzani na kuwa himiza wenzake.

Kuweka afya nzuri, ninazingatia mambo kadha kila siku. Kwanza, ninakula chakula bora na chenye lishe, pamoja na matunda, mboga na protini. Pia hufanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea, kukimbia, au kufanya mazoezi ya nyumbani. Ninaweka pia ratiba ya usingizi mzuri, kuhakikisha ninala, ninalala, vyakutosha kila siku. Kwa upande wa akili, ninajitahidi kupumzika, kusoma na kufanya shughuli zinazo ni fariji ilikuondoa msongo wa mawazo.

Unapenda mziki unanifanya nijisikiefuraha, tulivu na motisha. Mara nyingi unapenda mziki wakizazi kisasa R&B au popu kwa sababu unamidundo nizuri na maneno ya negusa isia. Pia unapenda mziki mziki wa asiri au wakimotemanduni unanifudisha kuhusu historia, mira na utamanduni wa watu.

Nina jirinda kutoka kutoka vitisho vya mitandao kwa kuchukua hatuwa makini za usarama kira wakati. Kwanza si wachague, viunganisho, viunganisho au linki zizojulikana. Pia ninatumia nyuila ngumu na za kipekee kwa kira accounti na mara kwa mara kubadidisha nyuila. Nina jitahidi pia kuepuka kushiriki taarifa binafsi kama anuani namba za simu wa au maelezo wa kifedha mitandaoni.

Ninatimiza kuatia mwewe wenzangu kwanjia mbali mbali Kwanza nasikiliza kwa makini wanapongea ni kidhani hisia na mawazo yao Pia utuwa maneno wapongezi na mshikamano pale wanapufanikisha jambo Ataka ndogo, ataka ni ndogo Wakati mwingine na wasaidia kwa vitendo kama kushiriki kazi au kutoa ushuri wenye maana, ninakikisha na jenga mazingira chanya Kikazini au nakatika jamii ambapo kira Kira mmoja na jiisi kwa dhamini wana kuungwa mbapo.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kushiriki furaha pamoja na wenzangu. Kwanza, tunapongeza kila mshiriki kwa mchango wake, siyo tu viongozi au wachezaji wakuu. Wakati mwingine tunakula pamoja au tunapanga sherehe ndogo kama ishara ya shukrani. Pia, tunapendekeza kushiriki mafanikio kwenye mikutano na mitandao ya timu ili kila mmoja ajisikie kuthaminiwa.

Nataka kufikia mafanikio makubwa na udhabiti katika kazi yangu lengo langu ni kuwa na ujuzi wa kutosha, kujifunza kila siku na kushirikia na vizuri na wenzangu Pia ni nataka kufanikisha malengo ya timu ni kiwa kiongozi au mchango muhimu ili kazi yangu iwe na maana na usawishi.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri kuenda sehemu yenye utulivu, asili nzuri na utamaduni wa kipekee. Ningependa kuenda mahali penye fukwe safi au milima ambapo ninaweza kupumzika na kufurahia mazingira ya siri. Ningependa pia kutembea maeneo ya kihistoria, kuonja vyakula vya asili na kujifunza kuhusu maisha ya watu wa huko.

Napendelea tishati kuliko shati. Tishati unipa uhuru na faraja zaidi kwa tika maisha ya kila siku. Ni rahisi kuvaa, inafanya nijisikie huru na inafaa katika mazingira mengi ya kawaida. Pia anapenda tishati kwa sababu inaendana vizuri na mitindo tofauti na hari ya hewa asa wakati wa jodi.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu na waheshimu sana hua nasikiriza ushauri wao na kujifunza kutoka kwenye uzoefu wao Mara nyingi tunapiga masungumzo hua kuhusu kimaisha, maadili na mambo ya Kira siku na wananipa mwongozo katika kufanya maamuzi Pia hua na muda wakucheka pamoja kushirikiana katika shughuli za kifamilia na kusherekea matukio muhimu.

Ndiyo, ninatoa sadaka au michango pale, inapowezekana. Hii ni sehemu ya kushirikiana na kusaidia wengine katika jamii na pia kunisaidia kujenga maadili mema. Ninatumia michango hii kusaidia watu walioko kwenye hali ngumu, misaada ya kijamii au shughuli za dini. Pia hunisaidia kuunga mikono miradi ya elimu, afya au maendeleo ya jamii.

Ninajenga mahusiano na wafanyi kazi wenzangu kwa kuwasiliana kwa heshima na kwa uwazi kila wakati nasikiliza mawazo na hisia zao nikihakikisha kila mmoja anahisi kudaminiwa Pia napendekeza kushirikiana kwenye kazi kusaidiana wakati wa changamoto na kuonyeshana na kuonyesha mshikamano badala ya kulaumu.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kupiga picha hunipa nafasi ya kuhifadhi kumbukumbu muhimu na kuonyesha ubunivu wangu. Napenda kupiga picha za mazingira, watu na matukio ya kila siku kwa sababu hunikumbusha nyakati nzuri. Pia hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti na kudhamini maelezo madogo yanayopitiriza, yanayopitirzwa kwa haraka.

Ninahifadhi pesa kwa mpangilio na nidhamu. Kwanza hugawa kipengele cha mapato yangu kila mwezi kwa ajili ya matumizi ya lazima, akiba na burudani. Pesa ya akiba huwekwa benki ili isiwe rahisi kutumia kwa mapenzi ya haraka. Pia ninaandika matumizi yangu kila mwezi ili nijue ni wapi pesa zinapitia na kujaribu kupunguza matumizi yasio muhimu.

Napenda kuenda madukani wakati ambao kuna utulivu na msongamano mdogo. Mana nyingi napendelea kuenda asubuhi au mapema jioni kwa sababu huwa rahisi kupata huduma nzuri na kuchagua vitu bila haraka. Pia wakati huo hunisaidia kuepuka foleni ndefu na msongamano wa watu. Napenda kupanga mahitaji yangu mapema kabla ya kuenda madukani ili nisiwe na haraka au kununua vitu visivyo vya lazima.

Mara nyingi wikendi napenda kutumia muda wangu kwa kupumzika na kufanya shughuli za burudani Hii inajumuisha kutembea, kusoma vitabu, kusikiliza mziki au kupiga picha ili kuondoa msongo wa kazi wa wiki Pia napenda kutumia muda na familia na marafiki tukila pamoja au kuzungumza kuhusu mambo mbalimbali.

Ninaji hisi kwamba wasilisho ni muhimu na changamoto nzuri hutoa nafasi ya kuonyesha ujuzi wangu hueleza mawazo kwa wazi na kushirikisha taarifa kwa wengine Wakati mwingine hunifanya nijiskie msonga msongomano wa mawazo Hasa pale kuna hadhira kubwa rakini nikitumia maandalizi na kuzoea ufanya nijiskie huru zaidi.

Ndiyo, napenda kuogelea. Kuogelea hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili mzima na kunifanya nijisikie huru na mtulivu. Pia hunisidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu za mwili. Napenda kuogelea hasa wakati wajoto kwa sababu kunanipatia baridi na burudani kwa wakati mmoja.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu ni ile inayohimiza maadili mema, uwazi na ushirikiano ukazini. Hii inajumuisha usalama wa wafanyikazi, haki sawa kwa wote na mazingira chanya ya kazi. Pia napenda sera zinazohimiza maendeleo ya wafanyikazi kama mafunzo, tathmini za haki na fursa za kupanda cheo.

Napenda zaidi msimu wa joto, hasa joto ra wastani risiro kali sana Msimu huu nipo nafasia kufanya shuguri za nje kama kutembea, kuogerea na au kushiriki michezo ya nje kwa uraisi Pia unifanya ni jisikie, furaha na motisha zaidi kwa sababu joto ra wastani linaongeza ni shati bila kuchosha mwili.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama. Kufuga mnyama kuna nifundisha uwajibikaji nidhamu na upendo wa wanyama. Napenda kuwatunza, kuwasomesha na kuhakikisha wanapata chakula na mazingira safi. Pia kunanifanya ni jisikie mtulivu na mwenye furaha. Hasa ninaposhirikiana nao kila siku.

Napenda hali ya hewa yenye joto la wastani na upepo mpole Hali hii hunifanya ni jisikie mtulivu na mwenye nguvu na kunifanya ni furahie kufanya shughuli za nje kama kutembea au mazoezi Pia napenda wakati wa joto lakini si kali sana kwani unakuwa na raha na si unachosha mwili.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa, nilihama kwa sababu ya masomo, kazi na kutafuta fursa bora za maisha kuishi sahemu tofauti kumenisaidia kujifunza mambo mapya, kukutana na watu wa tamaduni mbalibali, na kupanua mtazamo wangu wa maisha Ingawa sipendi kusahau nilikotoka, ninaendelea kuthamini mahali nilipozaliwa kwa sababu ndiko kuliko nijenga.

Mwezi na upenda zaidi ni disemba. Ini kwa sababu katika mwezi huu, hali ya hewa hua nzuri na kunasehemu, nyingi zinazofurahisha. Pia ni muu ni muda wa familia kuungana pamoja, kusherekea siku kuu na mapumziko wa mwisho wa mwaka. Napenda pia disemba kwa sababu inaashiria mwanzo mpya. Watu wanapanga marengo mapya na matumaini mapya mwaka unaokuja.

Ndio, napenda muziki wa jadi sana. Muziki huu una historia ndefu na unaonyesha utamanduni wetu, mila na hadithi za babu zetu. Napenda jinsi unavyoeza kuleta hisia za furaha, huzuni au sherehe ndani ya moyo wa mtu Mara nyingi husikika kwenye sherehe za kijamii, shuleni au hafra za familia. Na kila kipande kina ujumbe wa maana.

Tabia ambayo inanikera sana ni ubinafsi au kujiona bora kuliko wengine. Napenda watu wawe wanyenyekevu na wakiwa tayari kusaidia bila kudhamini Kudhani wanapita wengine. Pia ubinafsi mara nyingi husababisha migogoro, ukosefu wa heshima na kufanya mwasiliano kuwa magumu Napenda watu wawe na uwazi na uaminifu lakini mtu mwenye ubinafsi mara nyingi husahau hisia za wengine.

Mazingira ya kazi hufurahia kuwa mazuri pale ambapo kuna heshima, ushirikiano na mawasiriano mazuri kati ya wafanyi kazi. Pia ni muhimu kuwa na usawa katika kazi, usaidisi wa viongozi na motisha ya kufanya vizuri. Mazingira ya sio na shinikizo nyingi na enye usarama wa akili na mwili uongeza furaha na tija. Vile vile nafasi ya kujifunza mambo mapya na kupata changamoto zinazofaa inafanya kazi kuwa ya kuvuti.

Napenda kipindi chatelevesheni kinacho ujumuisha ilimu na burudani Kwa mfano, vipindi vina vyorezea historia, utamaduni au sayansi zinafanya Ninafahamu mambo mapya na kupanua marifa yangu Pia napenda vipindi vina vyokuwa na hadithi nzuri na wausika wakuvutia Kwani huleta hisia na burudani.

Sikuza mvua napenda kuwa na shughuri zinazofaa hali ya hewa. Kwanza maranyingi hukaa ndani ya nyumba. Ili nyumba ni kisoma vitabu au kuangalia vipindi vya televisheni vina vio ni vinavyo nilea ma vinavyonilea maarifa. Pia napenda kusikiriza mziki wa kawaida au wa njandi kwani mvua huleta hali ya utulivu. Maranyingine napenda kuandika au kuchora jambo rinarofanya nijiskie kuwa mbunivu.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, maziwa ni kinywaji kizuri na chenye manufa mengi kwa afya yangu hunipa nguvu na husaidia kuimarisha mifupa na meno Mara nyingi hunywa maziwa asubuhi kabla ya kuanza shuguli za siku au jioni ninapotaka kukumzika Napenda kuyanywa yakiwa ya moto au baridi kulingana na hali ya hewa.

Muda wangu wa bure ninautumia kwa jia ambazo ni zinanifanya nijisikie furaha na kustawi. Mara nyingi husoma vitabu au makara zinazopanua maalifa yangu na kufunza mambo mapya. Pia napenda kusikiriza mziki, hasa, wa jandi au wakiricho na ujumbe mzuri kwani hunifanya nijisikie utulivu. Wakati mwengine jupenda kuandika kuchora au kufanya shughuri za ubonivu, zinazonipa tu furaha.

Kwanza napendekeza mtu anayekua anaanza kazi ajitayarishe kwa moyo wazi na kujifunza haraka. Ni muhimu kuonyesha nidhamu, uaminifu na heshima kwa wenzako na viongozi. Pia usisite kuuliza maswali pale ambapo huelewi jambo fulani. Kujifunza ni muhimu kuliko kudhani unajua yote jaribu kushirikiana na wengine kuwa mchangamfu na kuonyesha bidii bila kutaka tu kutambulika.

Dno, napenda kutumia mitandao ya kijamii kwa kiasi cha kawaida Napenda kuzungumza na marafiki kupata habari muhimu na kujifunza mambo mapya Pia ni njia nzuri ya kushiriki mawazo na kuona kile kinachofanyika duniani Hata hivyo, na jaribu kutumia mitandao Hii kwa usahihi ni sije nikapoteza muda mwingi aukuwa na msongowa mawazo.

Ndiyo napenda kula wali au ugali. Wali au ugali ni chakula cha msingi kinachonipa nguvu na kutosheleza njaa kwa muda mrefu. Napenda kuyakula pamoja na mboga, maharagwe, samaki au nyama. Kwani hiyo hufanya mlo kuwa kamili na wenye ladha nzuri. Pia ni chakula rahisi kinachopatikana kwa urahisi na kinachopendwa na wengi.

Mara nyingi asubuhi napenda kula chakula kilicho rahisi lakini kinachonipa nguvu za kuanza siku Kwa kawaida huchagua chai au maziwa pamoja na mkate mandazi au wali mdogo Wakati mwingine napenda pia kula matunda kama ndizi au tunda lolote lililo safi kwani hutoa vitamini na nguvu za mwili.

Napenda juisi ya matunda safi na asili. Hasa ile ya, machungwa au nanasi. Kwani ni tamu na yenye vitamini nyingi. Juisi hii hutoa nguvu na kunifanya nijisikie baridi na furaha. Hasa asubuhi au wakati wa joto. Mara nyingine napenda pia mchanganyiko wa matunda tofauti kama embe, papai na zabibu. Kwani huleta ladha nzuri na rangi nzuri kwenye juisi.

Ninapanga kazi zangu kwa kutumia mpangilio wa siku au wiki ilikuakikisha ninafanya kila jambo kwa wakati na kwa ufanisi. Kwanza ninaweka kazi muimu zaidi au zile zinazoitaji umakini mkubwa mwanzoni mwa siku. Kisha ninahorodhesha kazi ndogo au raisi zinazoeza kufanywa baadae. Pia ninaeka muda wa mapumziko ili nisije nikajikuta nimechoka au kupoteza focus.

Napendelea mwonga wakati kuliko mwonga mkali. Mwonga wakati ni mwonga unaofanya mazingira kwa yenye starehe. Usio mkali kwa macho na unaofa kwa kufanya kazi kusoma au kupumzika. Mwonga mkali mara nyingi unayaza kuchosha macho na kufanya ni shike kichwa au isie sizizo furahisha.

Mimi hujaribu kusasisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na haja na maendeleo ya teknolojia. Kwa kawaida ninaangalia kila mwaka au kila wakati vifaa vinavyoanza kuwa polepole au havitumiwi vizuri. Pia kuna toleo jipya la programu au kipengele cha kipekee kinachoongeza ufanisi napanga saa hii sasisho haraka iwezekanavyo. Kusasisha vifaa kunasaidia kuwakikisha usalama, uundaji mzuri na kupata vipengele vipya vinavyorahisisha kazi.

Ndio, napenda kulima bustani. Kulima kunanifanya nijisikie karibu na asili. Asili na kunaleta utulivu. Napenda kupanda mimea mbalimbali kama mboga, maua na matunda kwani huleta furaha kuona ikikua vizuri. Pia bustani inatoa nafasi ya kufanya mazoezi madogo kupumzika na kuondoa mawazo mabaya.

Kushirikiana na timu mimi hufanya kazi kwa mawasiliano mazuri kusikiliza wenzangu na kushirikisha mawazo yangu kwa uwazi kuhakikisha kila mtu anahisi, kushirikishwa na kudhaminiwa na mara zote hufanya kazi, hufanya kazi kwa nidhamu na kwa wakati Napenda kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya pamoja.

Kampuni nayoyaamini, ninaamini baadhi ya kampuni za teknolojia kubwa na zenye sifa nzuri duniani kwa ubora, uaminivu na uvumbuzi. Kwa mfano, Google imejulikana kwa huduma zake za kutegemewa na kama utafutaji wa mitandao, ramani na huduma zingine za kidigitari, kwa mamilioni ya watu duniani, pia imeipata heshima kubwa kutokana na uaminivu na ubora wa bidhaa zake.

Rangi ninaipenda zaidi ni buru. Napenda buruu kwa sababu inanifanya nijisiki utulivu, amani na umakini. Pia ni rangi ambayo ufanya mazingira ya kazi, chumba au hata bingu kuwa yenye mvuto na furaha. Maranyingi ni nayona kwenye anga, asa subuhi au jioni kwenye maji kama maziwa au bahari na pia kwenye baadhi ya mavazi au vitu vya nyumbani.

Wakati nataka kustarehe, napenda kufanya shughuli zinazo ongeza, utulivu, wa akili na mwili Mara nyingi hufanya mambo kama kusoma kitabu kizuri kusikiliza muziki wa utulivu au wajadi au kuangalia kipindi cha televisheni kinachofurahisha Pia napenda kutembea kidogo hasa kwenye mazingira ya asili au kukaa tu chini ya kivuli nikifurahia upepo na sauti za mazingira.

Kuhusu masomo au kazi yangu, napendelea yale yanayochangia maarifa, ujuzi na maendeleo binafsi. Masomo mazuri ni yale yanayofundisha hoja, sayansi, fasihi, kihistoria au teknolojia kwani yanapanua mtazamo wangu na kunisaidia kuelewa dunia bizuri. Katika kazi napendelea zile zinazoitaji nidhamu, ushirikiano na ubunivu, huku zikia kikisha kila jambo linafanyika kwa ufanisi na kwa heshima.

Kipau mbele kazini kwa mwasiriano ni we wekaji, wazi, usikivu na heshima. Masungumzo ya wazi yanasaidia kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake, marengo ya timu na matarajio ya kazi. Usikivu ni muhimu ili kuelewa wenzako na kushughurikia matatizo au mapendekezo kwa usahihi.

Napenda kuvaa miwani mara kwa mara. Inaweza kuwa kwa sababu ya za kiafia kama kulinda macho kutokana na jua au kupunguza uchovu wa macho. Au kwa sababu ya mitindo na urembo. Napenda miwani nayofaa sura yangu na ambayo ni rahisi kuvaa kila siku. Pia miwani husaidia kunipa hisia ya kuwa makini na mtazamo wa kitaalumu, hasa kazini au shuleni.

Tabia ninaipenda kwa wengine ni ukweli, eshima na unyenyekevu Napenda watu wawe waminivu na wazi katika mawasiriano yao Kwani hivyo ujenga waminivu na urafiki wakweli Pia napenda watu wawewema na wenyeuruma kwa wengine wakiwa tayari kusaidia bila kudhani wanapita, wanawapita wengine.

Jambu muimu radini kwangu ni imani na madiri mema imani usaidia kuwa na amania ya ndani, matumaini na kuwela wa maisha kwa mtazamo chanya. Pia madiri mema kama eshima, uruma, ukweli na kusaidia wengine ni msingi kwa dini na ufanya mtu kuwa bora kwa jamii.

Ndiyo, napenda kuhifadhi vitu vya dhamani. Vitu hivi vinaweza kuwa kikumbusho, cha familia, zawadi maalumu, au kumbukumbu muhimu za maisha. Napenda kuviweka mahali salama ili visiharibike au kupotea. Na mara nyingine huvihifadhi kwenye, sehemu ninayamoweza kufikiana nayo kwa rahisi. Kuhifadhi vitu vya dhamani kunanifanya nidhamini historia, hisia na maadili yalio nyuma ya kitu hicho.

Napenda chai kuriko kahawa. Chai hunipa utulivu unaofanya nijisikie vizuri, hasa asubui au jioni napotaka kupumzika. Napenda harufu na radha yake na pia hunisaidia kuanza siku taratibu bila msisimko mwingi. Kahawa wakati mwingine ni nzuri lakini, sipendi kunywa ka kunywa mara nyingi kwa sababu inaeza kunifanya nisisimke sana.

Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hufanya mambo kadha makini. Kwanza napendelea kutumia mfuko wa mikono unaoweza kutumika tena badala ya mifuko ya plastiki wakati wa shopping. Pia napenda kutumia vyombo vya chuma, glassi, na mbao badala ya plastiki vinavyotumika mara moja kama kikombe, mapipa na vyungu vya chakula. Mara nyingine hupunguza ununuzi wa bidhaa zilizo na kifuniko cha plastiki nyingi na kumnunulia bidhaa zinazoeza kupanuliwa au kuchakaa kwa urahisi.

Timu yangu naipenda ya mpira wa mguu ni Barcelona Naipenda kwa sababu ya mtindo wa wa uchezaji wa kupitisha pasi, nidhamu na kuamini vipaji vya vijana Barcelona imekua ikipeleka soka ra kuvutia linalochanganya mbinu, kasi na ushirikiano wa timu Pia napenda historia yake na falsafa ya more na club ambayo inayoonyesha maadili ya mshikamano na utambulisho.

Kuna njia kadha ninazo tumia kuongeza uzalishaji wangu Kwanza napanga kazi zangu kwa mipangilio nikitenga muda wa kufanya kazi muhimu zaidi mwanzoni na kuwacha vile vidogo na au rahisi baadaye Pia napendalea kutumia ratiba na orodha ya kazi hili nisiondoke kwenye malengo nilioyaweka.

Hapana. Sina ndege wa kufugwa nyumbani. Hata hivyo, napenda wanyama na ndege zinaweza kuwa marafiki wazuri kwa wale wanaopenda kumtunza. Ndege wa kufuguwa nyumbani vitaji muda, umakini na mahali pazuri pakuishi. Hivyo ni muhimu kuwa tayari kwa jukumu hilo. Napenda kuona ndege zikiwa huru au kwenye bustani, ziki rukaruka na kuimba. Kwa ni hilo, linafanya ni jisikie furaha na utulivu.

Napenda mkate wa ngano ya kawaida kwa sababu ni rahisi ladha yake ni tamu na husaidia kushiba bila kuzidi Mara nyingi hujumuishwa na chakura kingine kama maziwa, siagi au mboga na hivyo, kufanya mlo kuwa kamili Pia napenda mara nyingine mkate wa maharagwe au ule wa kiasiri wenye nafaka nyingi kwani unatoa rishe zaidi na hufanya niiskie nikiwa na nguvu kwa mda mrefu.

Ninaposhughulikia makosa kazini, napendelea kutumia njia ya utulivu, ufahamu na hatua za kimkakati kwanza huchunguza kosa kwa makini ili kuelewa chanzo chake kabla ya kuchukua hatua yoyote. Kisha napenda kuzungumza kwa heshima na wahusika, nikieleza tatizo bila kulaani, bali kwa lengo la kutafuta suluhisho. Pia ninajitahidi kujifunza kutokana na kosa hilo na kuhakikisha ninaepukana linaepukika tena kwa kuweka michakato au taratibu bora.

Kila siku ninapuamuka na hakikisha nimeamka mapema na kupanga siku yangu. Kwanza ufanya mazoezi madogo au kutembea kidogo ilikuwa mshakili Kisha napenda kunywa kinyuaji chenye nguvu kama chai au maziwa na kula chakula cha asubui chenyirishe Baada ya hapo upanga orotha ya kazi za siku na kuangalia marengo muhimu ilikuwa kuhakikisha nitafanya kila jambo kwa utaratibu.

Ninaposhugurikia muda wa mwisho napendelea kutumia mipangilio thabiti na nidhamu ya kazi Kwanza hufanya orodha ya kazi na kuzipanga kwa kipaumbele nikitenga muda wa kutosha kwa kila mmoja Kisha hupanga kazi ngumu au zenye muda mfupi kwanza ili nisije nikakosa muda muhimu Mara nyingine napendelea kutumia kielezo cha muda au ili kukumbusha muda wa mwisho ukiwa karibu.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti mara kwa mara. Kusoma gazeti kuna nisaidia kubakia na habari zandani na nje. Kuelewa mambo ya kisasa, kisiasa, kijamii na burudani na pia kunipanua maarifa yangu. Napenda kusoma sehemu za habari, makara za elimu, michezo na sayansi kwani ufungua mtazamo wangu na kunifanya niyajue kinachotokea duniani.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio. Mara nyingi hufanya hivi ili kuhudhuria tamasha, michezo, au hafla za burudani. Kununua tikiti kunanisaidia kupanga muda wangu vizuri kuhakikisha nipo kwenye Tukio kwa wakati na pia kunaleta furaha ya kutarajia Tukio hilo. Napenda pia kukagua taarifa zote kabla ya kununua kama bei, muda na mahali ili kuepuka matatizo.

Utaratibu wangu wa jioni ni kupumzika, kupanga mambo ya kesho na kujiandaa kwa usingizi mzuri Kwanza maranyingi upumzika kidogo baada ya kazi au masomo ni kisoma kitabu kuangalia kipindi cha tevreshe, telachatele visheni au kusikiriza mziki wa utulivu Baada ya hapo hupanga mambo muhimu ya kesho kama orotha ya kazi au shughuli ilii nisije ni kakosa jambo la lote.

Mimi huenda maktabani mara kwa mara kuringana na haja masomo au kutafuta vitabu vipya Kwa kawaida huenda angarao mara moja au mbili kwa mwezi rakini wakati mwengine zaidi nikiwa nina mradi au nikipenda kusoma vitabu vipya kwenye maktaba napenda kusoma vitabu jarida au makara zinapopanua Zinazopanua maarifa yangu na pia kufanya utulivu wa kusoma kwa muda mrefu.

Napenda kusomea habari mtandaoni kutoka vyanzo vinavyoaminika na vilivyo na sifa nzuri Kwa kawaida huchagua tovuti za magazeti makubwa vio vituo vya habari vya kimataifa na majukwaa yanayotoa tarifa zenye udhibitisho ili ni ipate habari sahihi na za kuaminika Mara nyingine hupenda pia kusomea makala za elimu, teknolojia na michezo kwani hufanya, nipate maarifa mapya na kuendeleza uelewa wangu wa dunia.

Dio, napenda chakula kitamu. Chakula chenye ratha nzuri unifanya ni jisikie furaha na kunipa hamu ya kula. Napenda chakura kinachopi kwa vizuri chenye viongo vya wastani na ratha ya asiri siopitiriza. Pia chakura kitamu unifanya kufurahia muda wa kura na kushirikiana na wengine kwa furaha.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika na kurudisha nguvu za mwili na akili Mara nyingi hufanya mambo rahisi kama kunywa kinywaji, kula kitafunio kidogo au kutembea kidogo ili kupunguza uchovu Pia napenda kutumia mda huo kuzungumza na wenzangu kwa njia ya kirafiki, kufanya mazungumzo madogo ya kawaida au kusikiliza muziki kwa utuli.

Napenda firamu ambazo zinacha zinachanganya burudani na mafunzo ambazo hutoa hisia tofauti na pia zinapanua mtanzamo wangu Kwa mfano, napenda firamu za hadithi za maisha, historia na tamthiria Kwani hufudisha maadiri, heshima na uchanga na changamoto za maisha Pia napenda firamu za michezo, ujasusi au wa kusisimua ambazo hutoa msisimuko na kufuraisha.

Rangi yangu ya kupendezo ni buru, napenda buru kwa sababu ufanya nijisiki utulivu, amani na fokus Pia ni rangi enye mvuto na iniafaa katika mazingira mbali mbali kama chumbani, ofisini au hata kwenye mavazi Mara nyingine ni ninaiona kwenye anga, maji na badhi ya vitu vya nyumbani.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuliko usiku. Napenda kuanza usiku mapema kwa sababu kunanipa utulivu, muda wa kupanga mambo na kufanya kazi muhimu nikiwa na umakini mkubwa. Asubuhi huwa na hewa safi na akili yangu huwa wazi. Hiyo hunisaidia kufanya maamuzi vizuri na kuwa na siku yenye tija.

Chakula ninachopenda kula jioni ni mlo wa kawaida wa kiswahili, unaojumuisha ugali au wali na mboga, pamoja na nyama au samaki. Napenda chakula hiki kwa sababu hutoa nguvu, hunifanya nijisikie kushiba, na pia ni rahisi kumeza mwishoni wa siku. Mara nyingine napenda pia kuongeza matunda au vinywaji vya, juisi hili mlo uwe kamili na wenye afya.

Mimi hujipanga kufua nguo angalau mara mbili hadi tatu kwa wiki kulingana na idadi ya nguo zinazotumika Napendelea kuosha nguo mara kwa mara ili ziwe safi, zipendeze na zisihisi harufu mbaya Pia nafuanga nguo kulingana na rangi na aina ya kitambaa ili sizichanganyike Wakati mwingine nguo za haraka umuhimu huoshwa maramoja ili zisiwe lazima kusubiri muda mrefu.

Kukamirisha kazi kwa wakati, mimi hufuata mpangilio mipangilio wa makini na nidhamu. Kwanza upanga kazi zangu kwa kipa umbele, nikitenga muda kutosha kwa kira jambo muhimu. Kisha uchukua atuwa moja bada ya nyingine, nikie puka kusambaza nguvu kwenye kazi nyingi bila mpangilio.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa mara kwa mara. Napenda kujua kinachoenderea duniani, hasa katika siasa, uchumi, sayansi na burudani. Kwani, kunapanua maarifa yangu na kunisaidia kuelewa muktadha wa dunia. Mara nyingi huchagua vianzo vya habari, vinavyoaminika mtandaoni, terevisheni au magazeti ili kupata taarifa sahihi na zenye udibitisho.

Kinachofanya nifurahie sana ni kufanikisha malengo yangu kushirikiana na marafiki na familia na kushuhudia mafanikio madogo wa makubwa Pia furaha inakuja kwangu ninapofanya mambo ninayoyapenda kama kusoma kitabu kizuri, kucheka na marafiki, kusikiliza mziki au kufuraia chakula kizuri.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano. Ushiriki huu uliniipa uzoefu mzuri wa kujifunza kushindana kwa nidhamu, kujiamini na kufanya kazi kwa bidii. Mashindano yalinifundisha umuhimu wa maandalizi, kushirikiano na kukubali matokeo kwa moyo mkunjufu. Ili, iwe ni ushindi au kushindwa.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa mawasiliano ya moja kwa moja na ya heshima. Ninapenda kuzungumza uso kwa uso kwa simu pale inapowezekana kwa sababu unisadia kuilewa hisia na ujumbe vizuri zaidi. Pia utumia ujumbe wa maandishi au barua pepe kwa mambo rasmi au pale umbali unapolazimisha.

Mimi napenda kutembea sehemu zilizo tulivu na zenye mazingira mazuri Mara nyingi napenda kwenye napenda kwenda bustani au kwenye mtaa usio na foleni nyingi ili niweze kupumua vizuri na kufurahia hali ya hewa Pia napenda kutembea kando ya mto au kwenye maeneo ya asili kama milima na mashamba Kwani kunanipa amani na kunanisaidia kufikiria mambo kwa utulivu.

Mfanya biyashara bora zaidi ni mtu mwenye ujuzi, nidhamu na vumirivu anajua jinsi ya kupanga marengo yake, kushirikiana na wateja na wafanyi kazi wake kwa heshima na kufanya maamuzi kwa busara Mfanya biyashara mzuri ni mbunivu, anatafuta fulsa mpya na ajari kushugurika na changamoto ili biyashara yake iyendele kukua.

Mafunzo ya kazi ya rionisaidia zaidi ni yale ya nayohusiana na mawasiriano na usimamizu wa mda Kupitia mafunzo haya ni mejifunza jinzia kuelezea mawazo yangu kwa uwazi kushirikia na vizuri na wezangu na kupanga kazi zangu ili zima rizike kwa wakati Pia mafunzo ya utatuzi wa matatize ya menisaidia kushugulikia changamoto kwa kiritimamu na kwa uvumili.

Ujianda kwa mkutano, kwa mkutano, mimi mara zote ufanya mambo katha muhimu Kwanza upitia agenda ya mkutano ili nijue mada zinazo, jadiliwa na niandike maswari au maoni yangu. Pili upanga hati, ripoti au nyaraka muhimu ambazo zinazo, zita itajika Pia ujipanga kisaikolojia kama kuwakikisha nipo makini, mepumzika na niko tayari kushiriki, mazungumzo kwa ufasaha.

Tunda langu la kupendezwa ni ndizi. Napenda ndizi kwa sababu ni tamu, rahisi kuliwa na inaeza kunipa nguvu haraka. Pia ni tunda linalopatikana kwa urahisi na lina faida nyingi kiafya kama kutoa virubutisho muhimu kama potasiamu na nyuzi. Mara nyingi napenda kula ndizi kama kitafuno na cha mchana au kabla ya kufanya kazi ili kupata nishati.

Ndiyo, napenda kura popcorn, napenda hasa ile nye chumvi kidogo au kidogo ya mafuta sababu ni tamu rahisi kuliwa na inafurahisha hasa wakati wakutazama firamu au kukana marafiki Popcorn pia ni kitafunio, ni kitafunwa chamwili wakati ya mbacho kinaeza kunipanguvu kidogo bila kujaa sana.

Nimesaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shuguli za maendeleo na kusaidiana Mara nyingi hujitolea muda wangu kusaidia pale napo hitajika kama kushiriki katika usafi wa mazingira au kutoa ushauri kwa wale wanaohitaji Pia ninajitahidi kuwa mfano mzuri kwa kuishi kwa maadili mema kuheshimu wengine na kushirikiana kwa amani.

Ningependa kujifunza kijapani napenda lugha hii kwa sababu ina utamaduni wa kipekee na maandishi yake ya kipekee yenye mchanganyiko wa hiragana, katakana na kanji. Kujua kijapani kunanisaidia kuelewa tamaduni, historia na fasihi ya japani kwa undani zaidi. Pia kijapani kinaweza kufunifungua fursa za kazi na ushirikiano na watu wa mataifa tofauti.

Na inajikinga na juaka aliko kuchukua tahadhali kala Kwanza upenda kubawa kofia ili kurinda uso na kichwa Pili upaka krimu ya sunscreen ya nye kinga ya jua ili kurinda ngozi yangu kutokana na miare ya UV Pia uvama vazi yenye mikono mirefuna nye pesi na yenye rangi nye pesi ili kupunguza joto muilini.

Mimi napenda zaidi upepo wa kawaida kuliko Ac. Upendo wa asili hunifanya nijisikie huru na mtulivu hasa ukiwa na baridi au na kwa ukupolea. Pia hunisaidia kupata hewa safi na kunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Ingawa AC ni nzuri wakati wa jato kali sana. Wakati mwingine hunifanya nihisi baridi kupitia kiasi au kukosa hewa ya asili.

Mimi kawaida huka hadi saa 4 au saa 5 usiku Hii inanisadia kupata usingizi wa kutosha na kuamka mapema wa asubuhi nikiwa na nguvu Wakati mwingine nikishugulika na kazi au kusoma naeza kuchelewa kidogo Lakini mara nyingi nahakikisha siendelei kuchelewa sana ili afya yangu na umakini wangu usiadhirike.

Ndiyo, napendelea kugawa taka zangu. Kawaida hugawanya kati ya taka zinazoweza kuchakatwa kama karatasi na plastiki na zile ambazo azichakatiki haraka kama chakula kinacho tumika au taka ngumu. Hii inanisaidia kurinda mazingira na kuhakikisha taka zinazoweza kutumika tena hazipotei bure.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa teknolojia ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Ninaamini ni vizuri pia kujipa mapumziko. Siku bila teknolojia ningeitumia kukumzika, kusomavyo tabu, kutembea au kuzungumza na watu kwa ana kwa ana. Hii usaidia kupunguza msongo mawazo na kujikumbusha mambo ya msingi kama maisha.

Asubuhi hii nilianza kwa kuamka mapema, kisha nikapanga ratiba ya siku, baada ya hapo nilifanya mazoezi madogo ya mwili ilikuwa kuamsha nguvu na akili kisha nikakunywa maji na kula kifungua kinywa chaka waida. Pia nilipitia baadhi ya kazi na mambo muhimu niliyokuwa nayo kwa siku hiyo, nikihakikisha kila kitu kiko kwenye mpangilio mzuri.

Mara nyingi mchana na pendelea kula mlo mwenye mchanganyiko wa proteini, wanga na mboga Kwa mfano mara nyingi uchagua wali au ugali pamoja na samaki, kuku au nyama kidogo pamoja na mboga za majani kama sukuma wiki au spinaji Pia mara nyingi na ujumuisha saradi au matunda kidogo kwa kuongeza vitamini na nyuzi.

Ninafikiria mwalimu wangu wa kiswahili kutoka shule ya msingi. Alikuwa mwalimu mkarimu, mwenyevu uvumilivu na daima alitufundisha kwa njia ya kufurahisha Alitufundisha situ somo bali, Pia madili kama heshima nidhamu na ushirikiano Kila somo alilifundisha kwa mfano halisi Hali yetu ya kila siku Jambo lililonifanya nipende masomo zaidi.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa subira na moyo wazi. Kwanza nasikiliza kwa makini bila kukatiza ili kuelewa kabisa wanachomaanisha. Kisha nasugulikia maoni hayo kwa akili wazi ni kitofautisha kati ya ushauri wa kujenga na maoni ya sio ya msaada. Napenda kuuliza maswali kidogo ikiwa siwezi kuelewa vizuri ili kuboresha ufahamu wangu.

Nahitaji kuimarisha ujuzi wangu wa kupanga muda kwa ufanisi zaidi Ingawa napanga kazi zangu Mara nyingi napoteza muda kwenye mambo madogo na yasiyo muhimu Jambo linalopungu za tija yangu Pia ningependa kuimarisha ujuzi wa kuzungumza hadharani ili niweze kueleza mawazo yangu kwa ujasiri na kwa uwazi zaidi mbele ya watu wengi.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli hunipa furaha na hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili na kwa njia rahisi na yenye afya. Pia hunisaidia kupumzisha akili hasa ninapoendesha katika maeneo tulivu au yenye mandhari nzuri. Baiskeli hunifanya nijisikie huru na kunipa nafasi ya kufurahia mazingira bila kelele nyingi.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kuyatambua kwanza na kisha kuchukua hatua za kuboresha Kwanza niajiri kujua maeneo ninayoweza kufanya vizuri zaidi na yale yanayohitaji msaada Bada ya hapo, hujifunza na au kuomba mafunzo ili kuongeza ujuzi wangu katika eneo hilo Pia huwa na mpango ya kupanga muda na kazi zangu ili kuepuka makosa yanayo weza kutokana na udhaifu wangu.

Napenda zaidi kuandika kuliko kuongea. Kuandika hunipa muda wa kufikilia kwa kina na kupanga mawazo yangu vizuri kabla kueleza. Pia unifanya nijieleze kwa utulivu bila shinikizo lapapo kwa hapo. Kupitia kuandika ninaweza kueleza hisia na mawazo yangu kwa uwazi na kwa mpangilio mzuri.

Mimi napenderea chakula chanye mafuta kidogo kuriko kisicho mafuta kabisa Napenderea chakula kiricho na mafuta yenye afya kama mafuta ya mzaituni Sio yale yenye mafuta mengi ya sio na faida mafuta haya usaidia mwili kupata nishati na pia ufanya chakula kiwe na radha nzuri Hata hivyo napenderea kuepuka mafuta mengi ya sio ya razima kwa sababu ya naeza kuadhiri afya mwilini.

Wakati wa mapumziko mchana, napenda kupumzika na ku kujirehemu kidogo baada ya shughuri za asubuhi. Maranyingi huchukua muda kidogo kupumzika, kunywa chai au kula kitafunio kidogo ili kupata nguvu. Pia mara nyingi hupenda kutembea kidogo au kuzungumza na wenzangu ili kubadilisha mawazo na kupunguza mzongo msongo wa mawazo.

Ninashugulikia wateja kwa heshima, subira na utayari wa kusaidia Kwanza naskiliza kwa makini maitaji au malalamiko yao ili kuwelewa tatizo vizuri Kisha hujaribu kutoa suluisho au muongozo unaofaa kwa kuzingatia uwezo wangu na sera za kazi Pia huasiliana kwa uwazi na kwa heshima na kuhakikisha wanajisikia wanadhaminiwa.

Ndiyo, napenda asari. Napenda asari kwa sababu inaratha tamu ya asiri na inafaida nyingi kiafya. Mara nyingi huitumia kwenye chai, uji au wakati mwingine hura kidogo peke yake. Asari unipa nguvu, unisadia kinga ya mwili na pia unifanya nijisikie vizuri. Zaidi ya hayo. Napenderea asari kuliko skwari kwa sababu ni ya asiri zaidi na haina kemikali nyingi.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni rahisi lakini wa kufurahisha. Asubui mara nyingi huanza kwa kiwandaa kikombe cha chai au kahawa ili kuamsha akili na mwili. Napenda kuhakikisha chai au kahawa ni ya kiwango kizuri, si tamu sana wala si chungu sana. Baada ya hapo ujikalia maari turifu nikipumzika kwa muda mchache na kufikilia mambo ya siku.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii yanayolenga afya, elimu na mshikamano wa wananchi Kwanza napenda jamii ya na huduma za afya zinazo, fikika kwa wote, ili mtu awe na fursa ya kuishi maisha yenye afya Pili, napenda elimu iwe bora na inapatikana kwa kila mtoto na mtu mzima Kwani elimu ni msingi wa maendeleo Zaidi ya hayo nigependa kuona mshikamano ya wakijamii, ukiimarika, watu wakisaidiana, kueshimiana na kushirikiana bila ubaguzi.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni chumba chakulala. Napenda chumba iki kwa sababu kinanipa utolivu na faraga. Ndani yake napata nafasi ya kupumzika baada ya siku ndevu, kufikilia na kupanga mawazo yangu. Napenda kiwe safi, chenye mwanga wakutosha na hewa safi ili nijisikie vizuri.

Utotoni nilipenda kucheza na marafiki zangu, asa michezo ya nje kama kukimbia, kuruka kamba na mpira. Pia nilifurai sana kuendesha baiskeli na kuchunguza mazingira yanayoni zunguka. Bali na michezo, nilipenda kusoma vitabu na kusikiliza hadithi, ambazo zilinisaidia kukuza mawazo na ubunifu wangu.

Sifa muhimu za kiongozi mzuri ni uadirifu, busara na uongozi wa haki Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na maono ya wazi awe na uwezo wa kuongoza watu kwa usawa, kuhimiza mshikamano ndanii ya jamii, uvumilivu na uwezo wa kushirikisha wengine ni muhimu pamoja na motisha ya kuhamasisha wafuwasi kufanikisha marengo ya pamoja.

Kazi na timu ya mbali inahitaji mawasiliano mazuri na mipango thabiti. Kwanza napanga kazi kwa kutumia zana za mtadaoni kama zoom ili kuhakikisha kila mtu anelewa majukumu yake. Pia napanga mikutano ya mara kwa mara ili kufuatilia maendeleo na kushughulikia changamoto. Nithabiti muda wangu vizuri kuhakikisha napokea na kutoa maarifa kwa wakati.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa mpangilio wa wazi na hatua kwa hatua. Kwanza na kusanya taarifa zote muhimu kutoka kwa kazi, timu au mradi. Kisha ninaweka muundo wa ripoti. Utangulizi unaoelezea, lengo, mwili unaoeleza kazi zinazofanyika, changamoto na mafanikio na hitimisho kinachotoa, mapendekezo au matokeo. Ninatumia lugha wazi, fupi na yenye ufasaha na mara nyingi naeka grafu kusaidia kueleza takwimu.

Napata habari kwa kutoka vyanzo mbalimbali vina vyo aminika Hii inaeza kwa vianzo vya mtandaoni kama tovuti rasmi Magazeti na vyombo vya abari vya kitaifa na kimataifa Pia napata taarifa kutoka ripoti za ndani ya kampuni au timu, mikutano, mazungumzo na wenzangu Mara nyingine na natumia vitabu makala za kisayansi na nyaraka rasmi ili kupata data sahihi.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni na ya kumbuka sana nikipindi nilichokuwa nikicheza na marafiki zangu bila wasiwasiwa wote na kumbuka tulivyocheza michezo ya jadi, tukicheka kwa furaha na kushirikia na bila migogoro mikubwa utotoni wangu urinifudisha muhimu wa urafiki, heshima na bidii Kumbu kumbu hizi hunipa nguvu, faraja na motisha na pokumbana na changamoto za maisha ya sasa.

Ndiyo, naeza kuzungumza kuhusu siasa kwa kiwango cha jumra na kwa heshima Ninapenda mjadara unaojenga, unaozingatia sera, maendeleo na masrahi ya jamii badara ya mivutano Ninaamini siasa ni chombo cha kureta mababadiliko chanya. Hivyo ni muhimu kuzi kuzijadili kwa busara, ukweri na kuheshimu maoni tofauti.

Napenderea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti rakaratasi. Abari mtandaoni zinapatikano kwa uraisi, haraka, na zinaweza kusomwa.wakati wowote kupitia simu au kompyuta. Pia upata tarifa zinazo, sawisisha mara kwa mara na kutoka vianzo mbali mbali kwa wakati mmoja. Hii hunisaidia kuringanisha habari na kupata mtanzano mpana zaidi.

Ninapendelea mazingira ya kazi tulivu, yenye mpangilio na yenye ushirikiano mzuri kati kati ya wanafanya kazi. Nafurahia pare ambapo kila mtu anajua majukumu yake, mawasiriano ni wazi na kila mtu anaheshimiana. Pia napendelea mazingira yenye msaada wa teknolojia na raslimari zinazohitajika, ili kazi ifanyike kwa ufanisi.

Ndiyo, nimewahi kurima, nilishiriki shuguri za kirimo hasa kwa kiwango kidogo kama kupanda mazawo ya chakura na kuyatunza adi ya kakoma Uzoefu uori nifudisha umuhimu wa bidi, subira na kuthamini kazi ya mikono Ndijifunza pia jinsi kirimu kina vuitaji mipango, kuzingatia misimu na utunzaji wa mazingila.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza kufuatilia michezo hunipa burudani, kuniondolea msongo wa mawazo na kunifanya nijifunze nidhamu, ushindani na wa haki na kazi ya timu ufurahia sana kuangalia mechi muhimu, kuchambua mbinu za wachezaji na kushangiria timu ni nayo ipenda Ingawa wakati mwingine nacheza michezo kwa mazoezi na afia kutazama hunipa raha zaidi kwa sababu unaweza kufurahia bila kuchoka sana na bado nikapata msisimuko na furaha ya ushindani.

Ninamboreshana, ninamboreshanaja, michakato ya kazi kwa njia ya mipangilio na kwa kufuata hatua dhabiti. Kwanza nakaguwa michakato ya kisasa ili kuona ni sehemu gani zinazohitaji kuboreshwa kama hatuwa sisizo za lazima au zisizo faa Kisha ninaweka umfumu wa kupanga kazi, kutumia teknolojia au zana za kisasa zinazo rahisisha kazi na kuondoa kurudia hatuwa zisizo za maana.

Ili kujitunza, ninafanya mambo yanayoongeza, afya, yangu ya mwili na akili Kwa mwili, nakula chakula bora, kunywa maji ya kutosha na kufanya mazoezi mara kwa mara Ili kubaki na nguvu na afya njema Kwa akili, inapumzika, kusoma, kusikiliza mziki au kufanya shughuli zenye, hurahisisha msongo wa mawazo Pia, nakusudia kulala kwa wakati unaofaa na kuepuka, vishawishi vinavyoweza kuharibu afya yangu.

Somo ra sayansi ninarori ambaro na napenda zaidi ni biolojia Napenda jinsi inavyofundishwa kuhusu maisha, viumbe hai, na jinsi mwili unavyofanya kazi Pia biolojia hutoa uwelewa wa mazingira, mimea, wanyama na jinsi kila kiumbe kinavyoshirikiana katika mfumo wa ikorojia Napenda pia vipengele vinavyohusiana na afya maendele na maendeleo ya sayansi ya dawa Kwani husaidia kuelewa jinsi tunavyoweza kuishi maisha bora na yenye afya.

Napenda kusherehekea mwaka mpya kwa njia ya furaha na mshikamano wa familia Mara nyingi nakuwa na familia na marafiki, tukila chakula kizuri, kucheka na kubadirishana matakwa mema kwa mwaka unaokuja Pia napenda kuangalia sherehe za mwaka mpya kwenye televisheni au mtandao, kushiriki katika shughuli za jamii na kupanga malengo au azma za mwaka mpya.

Wakati wa furaha, najifurahisha kwa kufanya mambo y nayo, nifanya, njisikie raha na kupomzika hufurahia kucheka na marafiki au familia, kusikiriza mziki unaonipendeza au kushiriki michezo ya kufurahisha Pia napenda kusoma vitabu au kuwana firamu ambazo hunitia msisimuko na furaha.

Kila jioni kabla ya kulala, ninafanya mambo yanayoniandaa kwa usingizi mzuri na kupumzika Kwanza, nakagua shughuli za siku hiyo na kupanga kazi za kesho ili kuondoa wasiwasi Baada yake, napumzika kwa kusoma kitabu, kusikiliza muziki mtulivu au kutafakari kidogo Pia, ninaweka mambo yangu ya kila siku sawa kama kuanda mavazi, chakula au vifaa vya kazi.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa katika maisha na kuwa na mchango chanya kwa jamii. Natamani kufikia malengo yangu kwa bidii na uaminifu. Huku nikiwasaidia wengine pale inapowezekana. Pia nina ndoto ya kuendeleza kujifunza kukuza vipaji vyangu na kutumia maarifa yangu kuboresha maisha yangu na ya watu wanaonizunguka.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu hunisaidia kueleza hisia na mawazo yangu kwa ubunifu Kupitia sanaa napata nafasi ya kupumzika, kuondoa msongwo wa mawazo na kufurahia wakati wangu binafsi kuchora hunifanya nitumie fikra na ubunifu wangu huku kupaka rangi kunanipa utulivu na furaha.

Kutoka dirishani mwangu, inaweza kuwona manthari yenye mvuto na uturivu. Mara nyingi, kuna miti inayopanda kwa mwanga, wajua na majani yake ya kicheza na upepo. Wakati mwingine wanyama wadogo kama ndege au paka wanaonekana wakitembea au kurukaruka kwa furaha. Pia nakumbuka kuwona barabara zina pita katikati ya nyumba na watu wakitembea au magari ya kipita pole pole. Wakati wa subuhi jua linapocho moza hutuwa mwanga mzuri unao, tuwa matumaini na jioni mawingu au rangi za machweo hufanya mantari waya kufutia sana.

Ndiyo, napendelea kutumia video kwa mawasiriano hasa wakati wa mikutano ya kikazi au mazungumzo ya mbali na marafiki na familia. Video uniwezesha kukuona uso na isio za mtu mwengine, jambo ambalo uongeza uelewa na mshikamano wa mazungumzo. Pia ni muhimu katika kazi za timu za mbali kwa ni ufanya mjandara iwe wazi ufuatilia maendeleo na upunguza kuto kuelewana.

Ndiyo, napenda kununua vitu, mtandaoni kwa sababu ni rahisi, haraka na ninaweza kuringanisha bei na sifa kwa urahisi Kupitia mtandaoni naona chaguoa, naona chaguoa mbalimbali kulingana, kuliko madukani na mara nyingi napata maoni ya wateja wengi kabla kununua Pia kununua mtandaoni kuna ni kutanisha na bidha ambazo si rahisi kupatikana karibu.

Napendelea kusoma zaidi kuliko kuandika. Hii ni kwa sababu kusoma kuhuniongeza maarifa kunipanua mawazo na hunipa mtazamo mpana wa maisha Kupitia kusoma vitabu, makala au habari Ngajifunza mambo mapya na kupata msukumo hata hivyo pia napenda kuandika pale ninapohitaji kuelezea kueleza mawazo yangu hisia au maarifa niliyoyapata.

Ndio, nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki. Nilifurahia sana muziki, mandhari na msisimuko wa wapenzi. Wa muziki waliokusanyika pamoja. Tamasha hilo lilinifundisha muhimu wa kushirikiana na wengine. Furaha ya kuimba au kucheza pamoja. Na jinsi muziki unavyoweza kuunganisha watu bila kujali tofauti zao.

Natumia simu yangu kwa mambo mbalimbali ya kila siku Kwanza naitumia kwa mawasiriano kama kupiga, kutuma ujumbe na kuwasiriana kupitia mitandao ya kijamii Pia naitumia kupata abari, kusoma makara na kufuatiria matukio ya ndani na nje ya nchi. Simu hunisaidia pia ku, katika kazi ya masomo kwa kutumia barua pepe, kupanga ratiba na kuifadhi taarifa muimu.

Napenda kuenda sinema marachache sikira wakati. Mana nyingi uenda pale ni napopata muda kwa wa mapumziko au firamu nzuri na pokua imetoka. Kwa ngu, kuenda sinema ni burudani maalum zaidi kuliko ya kawaida. Hivyo, huifanya iwe tukiora peke. Ufraia kuenda na marafiki au ufamilia, ufraia mazingira sinema na kujikuta kwenye adithi ya firamu bila usumbuvu.

Ndio, mara nyingi na nunua vitu kwa kutumia simu yangu yufanya ununuzi kuwa rahisi, haraka na ninaweza kuringanisha bei na kuona bidhaa kutoka maduka mbali mbali mbila, kuondoka nyumbani Pia ninaweza kusoma maoni ya wateja wengine kabla ya kununua ili kuhakikisha bidhaa ni ya kuaminika.

Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea, nilishiriki katika shuguli zinazorenga kusaidia jamii na kusaidia watoto katika masomo kushiriki katika usafi wa mazingira au kushirikiana na miradi ya kusaidia wenye huitaji kazi ya kujitolea ili nifundisha umuhimu wa kutoa bila kutarajia maripo, kushirikiana na wengine na kureta mabadili kwa chanya kwa jamii.

Jukumu napenda zaidi kazini ni ilile linalo husisha kushirikiana na wengine na kutatua changamoto Napenda pale ninapokuwa na nafasi ya kupanga, kuamua hatua na kuakikisha kila kitu kinaenda sawa ili kufanikisha marengo ya timu Pia napenda majukumu yanayoitaji bunifu na uamuzi wa busara kwa sababu unipa nafasi ya kutumia marifa yangu na kufikiria suruhisho bora.

Ningependa kupata mafunzo yanayo ongoza yanayo ongeza uwezo wangu wa kitaaluma na uongozi kazini. Kwa mfano, mafunzo ya usalama kazini, teknolojia mpya zinazohusiana na kazi, na mbinu, bora za usimamizi wa muda. Pia ningependa mafunzo ya ushirikiano wa timu, mawasiliano bora na utatuzi wa migogoro, ili kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kwa amani na wenzangu.

Wakati umeme unapokatika, napenda kutumia muda huo kwa njia ya tukio laa umfumilivu na mbunifu Kwanza nashugulikia, nashugulika na kazi sisizo, tegemezi, umeme, kama kusoma vitabu au kupanga shuguri za kesho Pia mara nyingine, nakaa na familia u marafiki kuzungumza au kucheka pamoja Ikiwa kuna taa ya betri au shina, naweza kuendelea na kazi ndogo au kusikiriza mziki.

Kazi ni nashugulikia muda kwa mpangilio thabiti na nidhamu Kwanza napanga kazi yangu zangu kwa kuzingatia kipaumbele kwa kila jambo kuha kikisha majukumu muhimu yanafanyika kwanza Ninaweka ratiba ya kila siku na kutumia kalenda au programu za kupanga muda ili kufuatiria kazi na muda wa mikutano.

Ningependa kujifunza uwezo mpya wa kitekenolojia na ujuzi wa kibinafsi Kwa mfano kuboresha ujuzi wangu katika kompyuta, programu za kisasa na mbinu bora za usimamizi wa kazi Pia ningependa kujifunza lugha mpya au mbinu za mawasiriano kwani usaidia kuunganishwa na watu mbalimbali na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ningependa kujaribu mchezo wa kupima akili na mbinu kama vile chess Kwani hunisedia kufikiria kwa busara, kupanga mikakati na kuboresha ujuzi kwa kutatua matatizo Pia ningependa kujaribu mchezo ya kikundi au mchezo ya nje kama mpira wa mguu Kwa sababu hufundishe ushirikiano, mshikamano wa timu na burudani pia.

Mara nyingi ninacheza na marafiki na familia yangu, napenda kucheza nao kwa sababu hufanya michezo kuwa ya furaha zaidi, yenye mishikamano na yenye ushirikiano Wakati mwingine ninacheza pia na wenzangu wa kazi au jirani wakati kuna michezo ya pamoja, jambo linaro ongeza urafiki na mshikamano Kira tukio, la kucheza rinafuraisha, linapunguza msongo mawazo na kuunifanya nijisikie karibu na wengine.

Kirasi kuna pendelea kunywa takriba nritambili za maji Hii usaidia mwili wangu kubaki hai, kuwana nguvu na kufanya kazi vizuri. Pia kunywa maji kwa wingi kuna saidia kusafisha mwili, kulainisha ngozi na kuzuia uchofu. Maranyingine napongeza kiasi cha maji na choki kikunywa pale. Na pofanya mazoezi au wakati wajoto kubwa.

Wakati nahitaji msaada kazini kwanza natambua tatizo kwa uwazi na kuzingatia ni msaada gani ninaohitaji Kisha nawauliza wenzangu au wasimamizi wangu kwa heshima na kwa maelezo ya uwazi ili waweze kuelewa hali vizuri Pia mara nyingine natumia rasilimali zilipo kama miongozo, vitabu, au teknolojia kabla ya kuuliza.

Nina shiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali zinazo changia maendeleo na mshikamano Nina penda kushiriki shughli za kijamii kama usafi wa mazingira mikutano ya maendeleo na au kusaidia pale panapohitajika Pia nina jitolea kutoa ushauri, maarifa au muda wangu kusaidia wengine hasa vijana na watoto.

Mimi na wafanyikazi wenzangu nawajibika kuwasiriana kwa heshima na wazi, uwazi. Kira siku tunashirikiana iri kuhakikisha kazi zinakwenda vizuri Tukitumia masungumzo ya moja kwa moja, simu au barua pepe pare pana inapoitajika. Najaribu kuelewa mawazo yao na kutoa michango yangu bira kupendelea upande wowote.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu na unawatu wenye ushirikiano mzuri majirani wanaheshimiana na kusaidiana pale inapoitajika, jambo linalofanya maisha kwa rahisi na yenye amani Pia anapenda kwamba uduma muhimu kama maduka, shule na usafiri zinapatikana kwa urahisi.

Ufiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ninae muamini sana na nae shirikiana nae mambo mengi ya maisha Tunasaidiana katika nyakati za furaha na changamoto na huwa ananisikiriza bila kuni hukumu Napenda ukweli wake waminifu na namna anavyoni tia moyo kufikia marengo yangu.

Ndio, napenda kupanda milima kwa sababu kuna nipa fursa ya kujitafakari na kufurahia mazingira ya asili ninapokuwa milimani najisikia huru na mwenye utulivu wa kiakili mbali na kelele za maisha ya kila siku Kupanda milima hunisaidia pia kuimarisha afya yangu ya mwili na kunipa changamoto mpya za kujivuka.

Manthari nzuri niliwahi kuona ni macho ya jua kando kando ya bahari. Rangi za anga zilkuwa zinabadidika kutoka ya machungwa, hadi nyekundu na zabarawu. Hali iliyovutia sana macho. Mawimbi yalikuwa ya kipiga taratibu ya kileta sauti ya kutuliza na upepo mwanana. Pia nimewahi kuona mantari ya mlima yenye kijani kibichi na mawingu ya kizunguka vilele vyake. Jambo lililonifanya nijisikia karibu na asiri.

Nimewai kujaribu sushi chakula cha kijapani Nilivutiwa na muonekano wake mzuri na jinsi kila kipande kilivyo pangwa kwa makini ladha yake ilikuwa ya kipekee, mchanganyiko wa samaki safi, mchele na viungo vya kawaida kama soya na wasabi ambavyo viliongeza ladha bila kushusha uzuri wa asili wa samaki.

Ndiyo, navaa saa mara kwa mara, hasa pale ninapokuwa na shughuri muhimu au mikutano. Kwa kawaida saa hunisaidia kupanga muda wangu vizuri na kunipa hisia za, utumilivu na nidhamu. Pia napenda kwamba saa inaweza kuwa sehemu ya mtindo wangu ikiongeza mfuto mdogo kwenye mavazi yangu.

Ndio, nimewahi kusafiri kwa ndege. Ilikuwa ni uzoefu wakuvutia na wakipekee kwangu. Nilifurahia kuona mandhari kutoka juu hasa mawingu na ardhi ilivyoonekana midogo. Safari kwa ndege ilinifanya nijisikie salama na kuokoa muda ukilinganisha na usafiri wa barabara. Pia ilinipa fursa ya kujifunza taratibu za usafiri wa anga na umuhimu wa kufuata sheria.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, ushirikiano na nidhamu ya muda. Mawasiliano husaidia kuelezea mawazo kwa uwazi na kuelewa wenzangu vizuri. Ushirikiano uki himarisha kazi ya pamoja. Nidhamu ya muda ni muhimu kuhakikisha majukumu yanafanyowa kwa wakati na kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu inanipa burudani na kunisaidia kufikiria kwa makini. Michezo hiyo hunipa nafasi ya kupumzika huku nikitumia akile kupanga mikakati na kufanya maamuzi. Pia napenda kucheza na marafiki au ufamilia kwa sababu huimarisha usiano na kureta mazungumzo ya kirafiki.

Mimi nachaji kifaa changu kwa mara moja kwa kawaida kila siku hasa usiku kabla kulala Hii inahakikisha kuwa chenyewe kina nguvu za kutosha kwa shughuli za kila siku Mzi za siku mzima bila kuwa na wasiwasi wa kuzimika ghafla Wakati mwingine ikiwa nimeutumia sana mchana au kwa kazi kinachukua nguvu nyingi naweza kukichaji tena kwa muda mfupi ili kuhakikisha hauko chini ya kiwango cha chini kabisa.

Ndiyo, nimewai kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kupendeza sana. Nilivutiwa na upepo mwanana, sauti ya mawimbi yanayopiga pwani na mandhari ya maji ya buruu yanayo kutana na anga. Kutazama bahari kunanifanya nijisikie uturivu na huru, pia kunanipa nafasi ya kutafakari kuhusu maisha.

Nguvu zangu kazini ni kushirikiana na watu vizuri nidhamu na uwezo wa kushughulikia kazi kwa umakini Mimi ni mtu ninayejitahidi kufanya majukumu yangu kwa wakati na ninafanya kila niwezalo kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora Pia nina uwezo wa kusikiliza wenzangu na kuelewa mawazo yao Jambo linalosaidia kushirikiana bila mgogoro.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu uniretea utulivu na ufuraa ya kipeke. Sauti ya matone ya mvuwa unifanya nijisikie nikiwa huru na mwenye amani. Pia napenda arufu ya udongo badala ya mvuwa na jinsi, mazingira, inavyokuwa ya kijani na safi. Mvuwa unipa mda wa kutafakari na kupumzika hasa, inapokuwa ndani nikifanya shuguti zangu kwa utulivu.

Ndio, ninawafamu majirani wangu kwa sababu tunashirikia na mara kwa mara katika maisha ya kila siku. Tunasaidia na pale inapoitajika kama kushugulikia machangamoto ndogo ndogo za nyumba au kubadilisha habari muhimu za mta. Napenda kuamba tunayaza kuzungumza kwa uraisi, kucheka pamoja na kuheshimia na bila migogoro.

Ndio, napenda kukimbia kwa sababu kuna nisaidia kuimarisha afya yangu ya mwili na akili kukimbia hunipa nafasia kupunguza mawazo na msongo wa mawazo baada ya shuguli za kila siku pia, ninapokimbia najifunza ni damu na uvumilivu Hasa, ninapojipangia ratiba ya mazoezi.

Ninapendelea mfumo wa simu wa android. Napenda android kwa sababu ni rahisi kutumia na inanipa uhuru wa kubadilisha mipangilio kulingana na mahitaji yangu. Pia kuna chaguo nyingi za simu na programu. Jambu linalo ni ruhusu kuchagua kile kinachonifaa kulingana na bajeti na matumizi yangu.

Programu nazozitumia mara nyingi ni zile za mawasiliano na kazi. Kwanza napenda kutumia WhatsApp na Telegram kwa sababu zinaniruhusu kuwasiliana na wenzangu na familia haraka kwa urahisi. Pili napenda Google Maps kwa kusafiri na kupanga njia. Pia napenda kutumia YouTube na Spotify kwa burudani na kujifunza mambo mapya.

Ndio, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunipa furaha na kunisaidia kujieleza Ninapocheza ngoma na jisikia huru na ninaweza kuachilia mawazo na msongo mawazo Pia, ngoma unisaidia kuimarisha afya ya mwiri kwa sababu ni aina ya mazoezi Napenda kucheza hasaa ninapokuwa na marafiki au kwenye sherehe kwani huongeza burudani na mshikamana.

Ninaifadhi data yangu kwa njia sarama na zirizopangiwa vizuri Mara nyingi natumia ifathi ya mtandaoni kama Google Drive ili niweze kufikiria taarifa zangu wakati wo wote na kutoka kifaa chochote Pia naifadhi baadhi ya data muhimu kwenye kifaa changu binafsi kama nakara ya ziada kwa usarama.

Chakura na chokipenda zaidi ni wali na samaki wa kuchoma. Napenda mchanganyiko wake wa rada, wali ni raini na rahisi uku samaki ukiwa na rada ya kipekee na arufu, zuri ya kuchoma. Hii hunifanya ni isikie furaha, kila ni napokila. Pia ni chakura kinachonipa nguvu kwa kazi na shuguri za kila siku.

Mchezo ninaoupenda katika olimpiki ni riadha hasa mbio za masafa mafupi. Napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha nguvu kasi na nidhamu ya hali ya juu. Kuwaona wanariadha wakijiandaa wakianza mbio kwa umakini na kumaliza kwa ushindani mkubwa hunipa hamasa sana. Riadha pia huwa inanivutia kwa sababu ni msingi wa michezo mingi na inahitaji mazoezi. Makali pamoja na uvumilivu.

Firamu ninayoipenda zaidi ni ile yenye mchanganyiko wa drama na msisimuko. Napenda firamu hii kwa sababu ina hadithi yenye maana wahusika walio tengenezwa, vizuri na ujumbe unao nifanya nitafakari maisha. Inanionyesha umuhimu wa uvumilivu, maamuzi sahihi na kuthamini mausiano. Pia nanpeda jinsi inavyonivutia kuanzia mwanzo hadi mwisho bila kuchosha pamoja na mziki na picha zake nzuri.

Ninapiga picha mara kwa mara lakini si kila siku Kwa kawaida, napiga picha wakati kuna tukio maalum, mandhari nzuri au wakati ninaona kitu cha kipekee kinachovutia macho yangu Pia napenda kutumia picha kuenzi kumbukumbu za furaha au safari zangu wakati mwingine napiga picha za burudani, mazao ya asili au marafiki na familia.

Ndiyo, ni mewai kuenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa zoefu wa kuvutia sana. Nilifurahia kuona kazi za sanaa zenye mtindo tofauti rangi mbali mbali na ugunifu wa kipeke kutoka kwa wasani tofauti. Maonyesho haya ya rinifanya nifikiria zaidi kuhusu maadiri, historia na ujumbe na uficha nyume ya kila kazi. Pia kulikuwa na fursa ya kujifunza mbinu mpya za sana na kuongea na wasanii wengine.

Napendelea kusimamiwa, lakini pia nina uwezo wa kusimamia pale ninapohitajika Ninapokuwa nasimamiwa napata mwongozo, mrejesho na mwelekeo unaonisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi Pia hunisaidia kujifunza na kuboresha uwezo wangu Hata hivyo nikuwa na jukumu la kusimamia najitahidi kuwa kiongozi anayesikiliza, anayetoa ushauri na anayeshimu wenzake.

Ninawakaribisha wafanyikazi wapya kwa njia ya heshima na kirafiki Kwanza nawapa mwongozo wa kwanzia kuelezea taratibu taratibu za kazi mashati na utamaduni wa sehemu za ya kazi Pia ninawahusisha na wenzangu iri wajisikie sehemu ya timu haraka iwezekanavyo napenderea kujibu maswari yao kwa uvumirivu na kuwapa ushauri unaowe Unaowae wawezesha kuzoea mazingira ma.

Napendelea kuvaa ndevu kwa sababu hunipa sura ya kipekee na hunifanya nijisikie mwenye mtindo ndevu pia hutoa hisia ya ujasiri na mara nyingine hunionyesha umri na au hathi yangu kidogo Hata hivyo, ndivyo ninapopendelea ninahakikisha ndevu zangu zinakuwa safi na zenye mpangirio mzuri ili kuonyesha usafi na nidhamu.

Mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu husaidia kuimarisha afya ya mwili na akili Kila asubuhi napiga mbio kwa dakika 20 na au 13 ili kuongeza nguvu na stamina pande ya mbio nafanya mazoezi ya misuli kama kupiga dumbbells na au kufanya pushups ili kuboresha nguvu ya mwili.

Napenda wanyama ambao ni wanyenyekefu na wanapendwa na watu Asa wanyama wakipenzi kama mbwa na paka Napenda mbwa kwa sababu ni wativu wanapenda kushirikiana na wanamiriki wao na unifanya ni jisikie salama Paka napenda kwa sababu ni wapole wanafanya ni pumzike, karibu na mtu na mara nyingine wanatoa furaha na kuchekesha.

Ndiyo, napenda hesabu kwa kiasi fulani. Napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa umakini, kupanga mambo kwa mantiki na kutatua matatizo kwa hatua. Inanifundishe uvumilivu na nidhamu hasaa pale majibu yanapo. HiItaji kufikiri kwa kina. Ingawa wakati mwingine hesabu inaweza kuwa ngumu. Napenda changamoto yake na furaha ninayopata ninapofanikiwa kupata jibu sahihi.

Napenda ushirika langu kwa sababu linadhamini ushirikiano wajibikaji na mendeleo ya wafanyi kazi mazingila ya kazi ni mzuri na anaimiza kuhishimiana kufanya kazi kwa timu moja Pia napenda kwamba shilika linatoa fulsa ya kujifunza na kuboresha ujuzi Jamb linalosaidia kukua Kitaruma.

Ndiyo, napenda kura samaki kwa sababu ni chakura chenye ratha nzuri na faida nyingi kiafya Samaki hunipa protini na virubutisho muimu vinavyosaidia kuimarisha mwiri na akiri Napenda asa samaki wa kuchoma au wa kukaanga kwa sababu iko na ratha tamu na arufu nzuri Pia ni chakura kinachome, meng'ewa kwa uraisi na kinafaa na unifanya nijisikie mwepesi baada ya kura.

Ngependa kujifunza ujuzi wa mawasiliano ya kisasa na teknolojia ya taarifa. Hii itaniwezesha kuelewa vizuri jinsi ya kuwasiliana kwa ufanisi na kushirikiana na wengine kwenye mazingira tofauti. Pia nngependa kujifunza ujuzi wa kupanga muda na kutatua matatizo kwa haraka. Kwani ni muhimu katika maisha ya kira siku na kazi.

Asubuhi napendelea kunyua kahawa kidogo au chai ya asiri, hii nanipa nguvu na kunisaidia kuamuka vizuri baada ya usingizi Wakati mwingine napenda pia majia moto au juisi ya matunda kama ndimu wa uembe kwa nuutoa mwanga wanishati mwanzoni wa siku Kinyuaji hiki husaidia pia kwa afya ya mwili na ufanya nifanya kazi kwa umakini zaidi.

Mime hujaribu kufanya marafiki wapya kwa kuwa na tabia ya kirafiki na ya wazi. Kwanza anapenda kuzungumza na watu kwa heshima na kusikiriza kile wanachosema kwani kira mtu anadhamini kusikirizwa Pia ninashiriki masirahi yangu na kuuliza maswari kuhusu wengine ili kujenga uhusiano wa kweli Kujiusisha katika shuguri za jamii ya michezo pia hufanya iwe rahisi kupata marafiki wapya.

Napenda kula mboga zinazokuwa na radha nzuri na zinazotoa virubutisho muhimu mboga kama spinachi, skumawiki, karoti na brokori ni baadhi napenda sana Pia napenda mboga za majani kwa sababu zina virubutisho kama vitamin A, C na madini muhimu kwa afya.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni ile inyohusisha kusaidia wengine na kuleta mabadiriko chanya katika maisha yao kazi kama walimu, wauguzi au wale wanaoshirikisha maarifa na ujuzi kufanya dunia kuwa bora Pia kazi zinazohitaji bidii, uadirifu na kujitolea hufanya nidhamini zaidi nidhamini zaidi kwani zinaonyesha utu na uwajibikaji.

Mimi napendelea kutumia wi-fi mara nyingi hasa pale ninapokuwa nyumbani au mahali pakudumu kwani ni rahisi ya haraka na mara nyingi isio na garama kubwa Ata hivyo wakati wi-fi ya hipo napendelea kutumia data ya simu ili kuwa na mtandao kila wakati data ya simu ni muhimu sana kwenye safari ya wakati wa dharura kwani inahakikisha naendelea kuwasiriana na kupata tarifa.

Mimi napendelea viatu vinavyo kuwa vina vyokuwa vizuri kwa mguu na vina vyofaa kwa shughuri mbali mbali Kwa kawaida anapenda viatu vya mchezo au sneakers kwa sababu inarahisisha kutembea na kufanya kazi za kila siku bila kuchoka Pia napenda viatu vya kawaida vya ngozi kwa sababu vinafaa shuleni au kazini kwani vinaonekana vizuri na vinaeza kudumu.

Mimi ujaribu kufanya mazwezi ya muiri angarao mara tatu handi tano kwa wiki. Mazoezi usaidia muiri kuwa na nguvu, afya bora na akili safi. Wakati mwingine nafanya mazoezi ya kawida kama kutembea, kukimbia au kufanya stima nyepesi. Na wakati mwingine mazoezi makali zaidi kama kuinua uzito au kufanya mazoezi ya kadiyo.

Mimi napenda kucheza mpira wa mguu zaidi. Michezo unipa furaha, unisaidia kufanya mazoezi ya mwili na unifanya nijisikie mwenye nguvu. Napenda mpira wa mguu kwasababu unanifudisha ushirikiano, nidhamu na kufanya kazi kwati kama timu. Pia unisaidia kupunguza mawazo na msongo wa akili baanda yaku shughuli za kila siku.

Wakati ni na msongo wa mawazo, mimi ujaribu kupumzika na kutuliza hakili yangu kwanza. Mara nyingi ufanya mazoezia kupumua, kusikiriza mziki, wa utulivu au kutembea kidogo ili kuondoa stress. Pia mara nyingine ufanya shuguli zinazofu nifurahisha kama kusoma kitabu, kuandika mawazo yangu au kuzungumza na rafiki ili kupata mshu.

Mimi napenda sanaa ya michoro na uchoraji wa rangi za maji sanaa hii nanifraisha kwa sababu utowa huru wa kukuanyesha isia na mawazo ya kukuanjia ya rangi na mitindo. Pia napenda sanaa ya kisasa na picha zinazausiana na maisha ya risi Kwani utuwa mafunzo na musukumu Mara nyingine napenda pia mziki kama ine ya sanaa Asa kwa asa wa kisasa na wakitamaduni kwani unaniletea furaha na kunisailia kutulia.

Mimi ujaribu kuenda mahali pa ibada mara kadha kwa wiki, kulingana na ratiba na shughuli za kila siku. Kuenda mahali pa ibada hufanya nijisikie mtulivu kiroho na kunipa nguvu za kufanya mambo kwa amani ya akili. Pia ni fursa ya kushirikiana na wengine, kujifunza maadili na kuimarisha imani yangu.

Kipindi nilipokuwa na rafiki aliyekuwa katika shida, nilimsaidia bila kuurizwa, nilimsikiriza kumtia moyo na kumsaidia kupata suruisho ra tatizo raki. Pia mara nyingine usaidia wenzie katika kazi ndogo za kila siku kama kubeba mizigo kushirikiana katika masomo. Kwa kweli kitendo cha wema sio, lazima kiwe kikubwa. Mara nyingi ni mambo madogo ya kusaidia wengine kwa moyo safi.

Mimi huanza kupanga wiki yangu ya kazi kwa kuandika shughuri zote muhimu ambazo razima nifanye Kwanza ninaeka kipaumbele cha kazi muhimu zaidi ili kuhakikisha kinatimizwa kwanza Baada yake napanga muda wa kufanya kazi kira kazi na nikizingatia muda na wa mapumziko na shughuri za mwili Pia ujaribu kueka muda wa kujifunza kusoma ili kuendeleza ujuzi wangu.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa pia na pia mtu. Nilifurahi sana kutembelea maeneo hayo kwa sababu ya likuwa na mandhari nzuri na hewa safi. Kuwa karibu na maji, kulinifanya nijisikie mtulivu na kuondoa msongo wa mawazo. Nilipata nafasi ya kupumzika, kutafakari na kufurahia mazingira ya asili. Pia nilijifunza umuhimu wa kutunza vyanzo vya maji kwa maisha ya binadamu na viumbe wengine.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa kiasi fulani. Maoni hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu kuhusu jambo fulani na kuniongezea maarifa. Pia hunisaidia kufanya maamuzi bora, hasa ninapotaka kununua kitu au kujifunza kuhusu mada mpya. Hata hivyo, huchagua kwa uangalifu maoni nayasoma kwa sababu si yote huwa ya kweli au yenye manufaa.

Napenda zaidi majira ya baridi au wakati wa mvua nyepesi. Majira haya hunifanya nijisikia mtulivu na mwenye amani kwa sababu hari ya hewa uwe ya kupendeza na siya joto kari Napenda baridi kwa sababu inanipa nafasi ya kuvaa mavazi ninayo penda na kukaa nikiwa nimetulia nikifanya shuguli zangu bila kuchoka.

Lengo langu la muda murefu kazini ni kuwa mtaalumu, mtaalamu aliyekamilika katika taaluma yangu, mwenye ujuzi na uzoefu unaonipatia fursa kuchangia kwa kiwango kikubwa Napenda pia kujenga sifa za ya uadilifu, bidii na ubunifu kazini, ili watu waanze kunitambua kama mtu wa kuaminika na mwenye mchango wa maana Kwa muda mrefu nataka pia kuwa na uwezo wa kuongoza au kushirikisha timu kwa ufanisi ni kisaidia wengine kukuza vipaji vya.

Ninapo kutana na tatizo kazini kwanza hufanya uchunguzi wa kina ili kuelewa chanzo cha kikikamilifu Kisha hufikiria mbinu mbali mbali za kutatua tatizo niki nikiringanisha faida na hasara za kira njia, baada ya kuchagua sururuhisho rinarofaa hufanya hatua ya kwa utaratibu nikihakikisha kira hatua inafanikisha Kusuruhisha tatizo bila kuunda tatizo matatizo mengine.

Ninaishi katika eneo lililo na utulivu na mazingira ya kirafiki nyumba ninayoishi ina nafasi nzuri, hewa safi na mwanga wakutosha Jambo linalo nifanya nijisikie vizuri katika nyumba, karibu na nyumba kuna shule maduka na sehemu za kucheza ambazo hufanya maisha kuwa rahisi na yenye furaha Ninapenda pia kuwa na kuwa karibu na mazingira ya siri kidogo kama miti au mto Kwani hufanya maisha kuwa na mtulivu zaidi.

Njia ninayoitumia kupumzika ni kuchukua muda wa kutulia ni kifanya mambo nina yoyapenda Mara nyingi hufanya mazoezi ya kupumua kwa utulivu au kusikiriza mziki wa utulivu Jambo linalonisaidia, linalonisaidia akili yangu kupumzika Pia napenda kusoma kitabu kuandika mawazo yangu au kutembea kidogo nje ya nyumba ili kukundua msongu wa mawazo.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo hilo hunivutia kwa sababu inanipa uhuru wa kufanya maamuzi na kutumia ubunifu wangu kikamilifu. Kuanzisha biashara kungeweza kunisaidia kujitekemea kifedha na pia kutoa ajira au huduma kwa wengine. Nimewaza biashara inayolingana na ujuzi na maslahi yangu ili niwe ili iwe rahisi kuisimamisha, kuisimamia na kuikuza.

Mimi ujaribu kwenda hospitali mara katha kwa mwaka asa kwa ajiri ya uchunguzi wa afya na kinga Kwa kawaida na panga ngarao mara moja au mbiri kwa mwaka kwa vipimo ya vya kawaida uchanjo Lakini pia uenda mara nyingine ya raka kama nikiwa na daliri za kugua au nikiwa na tatizo rote raki afya.

Somo nililolipenda shuleni zaidi ni sayansi, nilivutiwa na jinsi sayansi inavyotufundisha kuelewa dunia na jinsi vitu vinavyofanya kazi kutoka kwa mwanga na nishati hadi mimea na wanyama Pia nilipenda hisabati kwa sababu ilifundisha kufikiri kwa utaratibu na kutatua matatizo kwa ungalifu Somo lolote lililohusisha majaribio na kushughulikia na kushughulika na mbinu za kujaribu na kugundua ilinifurahisha sana.

Baada ya siku ndefu, mimi hupumzika kwa kutulia na kuondoa mawazo ya kazi Mara nyingi huchukua muda, wa kuoga, kusikiliza muziki, kwa utulivu au kutazama kipindi kifupi kinachoniburudisha Pia napenda kula chakula chepesi na kunywa kinywaji cha moto au baridi kulingana na hali ya hewa.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi hasa baada ya kuamka na kufanya shughuri za kuamsha mwiri na akili. Wakati huu akili yangu iko safi nishati ipo juu na napata umakini zaidi kwenye kazi yenye changamoto. Pia napenda kupanga kazi ngumu zaidi asubuhi kwani hufanyika kwa urahisi kuliko baada ya mchana au jioni. Wakati nishati inapungua kidogo.

Kila siku napenda kutumia programu ya ujumbe na mawasiriano kama WhatsApp au Telegram Programu hizi kufanya iwe raisi kuwasiriana na familia, marafiki na menzangu kazini Pia napenda kutumia programu za tarifa kama Google News ama BBC Ili kupata habari za kila siku na kuwa na tarifa sahihi.

Zawandi nzuri zaidi niriwahi kupokea ni kitabu maarumu kutoka kwa mtu wa karibu sana nami nami Zawandi hiyo ilinifurahisha kwa sababu haikuwa ya gharama kubwa bari irikuwa na maana kubwa na ilinyesha na ilionyesha alinielewa vizuri Kitabu kirinipa maarifa kunitia moyo na kunisaidia kufikiri kwa kina kuhusu maisha.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu, kuangalia video za kielimu na kusikiliza maelezo kutoka kwa watu wenye uzoefu. Pia hupenda kujifunza kwa kufanya vitendo kwa sababu kufanya hunisaidia kuelewa vizuri zaidi kuliko kusoma peke. Maranyingi hujiwekea malengo, madogo ya kujifunza ili nisichoke haraka.

Anapenda kuwa mahali paripo na uturivu, usarama na mazingira mazuri. Mahali penye hewa safi, mwango wakutosha na mpangilio mzuri unifanya nijisikie vizuri na huru. Napenderea sehemu sizizo na kielele nyingi ambapo naweza kufikili, kufanya kazi au kupumzika bila usumbuvu. Pia anapenda mahali penye watu wenye heshima na mshikamano kwa ni hilo uongeza amani ya akili.

Ndiyo, napenda hadidhi za ajabu kwa kiasi furani. Hadidhi hizi hunivutia kwa sababu huchochea fikra na kunifanya nifikirie nje ya mipaka ya kawaida. Napenda hadidhi zenye mchanganyiko wa ubunifu, vumbo na mafunzo furani ya maisha. Hadidhi za ajabu hunisaidia kupumzika akili na kuniondoa kwenye mawazo ya kila siku.

Mimi usikiliza mziki wa taratibu na wenye ujumbe mzuri mara nyingi Napenda sana mziki wa bongo, frevan, wa maana, gospel na wakati mwingine mziki wa kitamanduni au instrumento Mziki huu nisaidia kutulia, kufikilia na kupata nguvu chanya katika maisha ya kila siku Pia napenda njimbo zenye maneno ya nayo hamasisha, kufundisha na au kueleza maisha harisi.

Ninapofurahia kuwa nyumbani, napenda kufanya mambo yanayonipa utulivu na furaha. Mara nyingi hukaa nikisikiliza muziki, kusoma kitabu au kutazama kipindi ninachokipenda. Pia napenda kuzungumza na familia, kushiriki chakula au kupumzika tu bila presha ya majukumu. Wakati mwingine huandika mawazo yangu au kupanga mipango ya siku zijazo.

Nina kumbukumbu nzuri nyingi za shure hasa zire za kucheka na marafiki na kujifunza pamoja Nakumbuka vipidi vya darasani nilivyokuwa na walimu waliotufundisha kwa bidii na kututia moyo Pia nakumbuka michezo ya shure, mashindano na shuguri za pamoja ambazo zirijenga urafiki na ushirikiano.

Kifaa cha teknolojia ambacho, siwezi kuishi pasipo ni simu yangu ya mkonani. Simu inanisadia kuwasiriana na familia, marafiki na menzangu kila siku. Pia huitumia kupata taarifa, kusoma habari, kujifunza mambo mapya na kupanga ratiba zangu. Kupitia simu, ninaweza kutumia intaneti, barua pepe na programu balimbali za kazi na burudani.

Mimi napendelea zaidi suruali kuliko sketi. Suruali hunifanya nijisikie huru na mwenye uhakika zaidi ninapofanya shughuli za kila siku. Ni raisi kuvaa zinafaa kwa mazingira mengi kama kazi, matembezi au safari na hunipa faraja zaidi hasa ninapokuwa ni nasogea sana. Pia napenda suruali kwa sababu ni rahisi kuzichanganya na mavazi mengine na zinaonekana nadhifu wakati wowote.

Kwa kawaida hutumia muda wa wastani, mtandaoni kila siku Mara nyingi wakati ya saa mbili hadi nne, kulingana na majukumu ya siku hiyo muda huo hutumia zaidi kwa mawasiriano, kusoma habari, kujifunza na kufanya kazi fulani mtandawani Wakati mingine huutumia pia kwa burudani kama kusikiriza mziki au kukutazama video.

Mimi hufuata timu ya simba esi mara kwa mara Napenda timu hii kwa sababu ina wachezaji wenye uwezo mkubwa, nidhamu na historia nzuri ya ushindi Kufuatiria michezo yao hufurahisha sana hasa mashindano makubwa kama rigi kuu na michwano ya kimataifa Pia ninapenda jinsi wanavyoshirikiana kama timu na kujituma kila dakika ya mchezo.

Napenda kula nje ya nyumbani katika mikahawa midogo iliyo safi na tulivu Napendelea sehemu zinazo toa chakula cha nyumbani au cha asili kwa ladha nzuri na huduma ya heshima Pia napenda napenda maeneo yasio na kelele nyingi ili niweze kufurahia chakula kwa utulivu Wakati mwingine napenda kula kwenye mikahawa ya wazi na au bustani.

Ningependa kutembelea Tokyo, Japan. Mji huu unavutia kwa mchanganyiko wake wa kisasa na utamanduni wa jadi. Napenda kuona teknolojia ya kisasa, mandhari ya majengo makubwa na maisha ya kila siku ya watu wa Tokyo. Pia ninavutiwa na utamaduni wa chakula, bustani za asili, sherehe za jadi ambazo hufanya mji huo uwa wakipekee.

Mafanikio ya kibinafsi na ya damini zaidi ni yale ya nayehusiana na elimu na kujijenga kielimu. Napofanikisha kusoma na kufanikisha mtihani muhimu ilinifanya nijisikie kuwa na uwezo wa kujiamini zaidi. Pia napenda mafanikio kujitambua na kuimarisha ni damu binafsi kama kupanga muda vizuri, kufanya mazoezi ya kimwili na kudumisha afya.

Kumbu kumbu mzuri nayoikumbuka kutoka utotoni ni mchezo niliyokuwa nikicheza na marafiki wangu karibu na nyumba Tulicheka sana, tukijifunza kushirikiana na kuunda mbinu za kucheza. Pia nakumbuka nyakati za familia kama sherehe ya kuzaliwa, likizo na safari ndogo ambazo, zilijaza furaha na upendo Pia nilikumbuka kusoma vitabu vya hadithi na kutoa kuota ndoto kubwa za maisha, jambo nililonifudisha kuwaza kufikiria ndoto zangu mapema.

Ninarinda faraja yangu mitandaoni kwa kuwa makini na taarifa ninazoshiriki. Hushiriki taarifa binafsi kama namba za siri mahari nilipo au taarifa nyeti kwenye mitandao ya kijamii. Pia hutumia nywila imara na tofauti kwa akaunti mbaribari. Na huwashwa uthibitisho wa hatuambili pale inapowezekana.

Napenda chakula cha haraka kwa kiasi furani lakini si kila mara Wakati mwingine unifaa pale napokuwa na haraka au sina muda wa kupika Chakula kama chipsi kukuwa kukaanga au baga unifraisha mara chache kwa sababu ya yaradha yake Ata hivyo sipendi kura chakura cha haraka mara kwa mara Kwa sababu najari afya yangu.

Mimi ninaanza kwa kudhamini hali ya dharura kwa haraka ili kubaini ni tatizo gani na ni hatua gani za haraka zinazohitajika Kisha nina shughulikia tatizo kwa kutumia mbinu salama na za haraka kuhakikisha hakuna mtu anajeruiwa zaidi Nikipata rasilimali na umsaada unaohitajika, nina uhakika, unatumika, ipasavyo Baada ya hali ya dharura kuthibitiwa, ninafuatilia ili kuona matokeo na kuandika maelezo ya hatua zilizochukuliwa na kwa marekebisho ya baadae.

Mimi kila siku ni natumia njia ya kusafiri na ya ofaza hidi kuringana na umbali na hari. Kwa kawaida ni napendalea kutumia usafiri wa uma kama basi au daradara kwa sababu kwa safari ndevu kwa nini rahisi na nafu. Kwa safari fupi ni naweza kutembea kwa miguu au kutumia base carry. Jambo, linaro, linaro, nisa afia na kuwakua garama.

Mime ninafanya mazoezi asubuhi. Kupima mwili wangu asubui kuna nisaidia kuamuka vizuri, kuongeza nguvu na kukuza afya kwa siku nzima. Mazoezi haya huchangia kuimarisha moyo, misuri na akili na pia kunisaidia kuwa makini zaidi kazini. Wakati mwengine nikishindwa asubuhi kwa sababu ya shuguri nyingi naeza kufanya mazoezi jioni lakini ya asubuhi ndio muda wangu wa kawaida na nadhifu.

Mimi napenda kutumia muda wangu na familia yangu kwa kufanya shughuri zinazotuletea furaha na umoja Tunapenda kuzungumza pamoja, kushirikiana chakura na kusherekea matukio muhimu ya kifamilia Pia napenda kusafiri nao au kutembeleana, kutembelea ndugu ili kuimarisha mahusiano Wakati mwingine tunatazama firamu kusikiriza mziki au kuifanya mchezo ya pamoja nyumbani.

Mimi ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kufuata hatua maarumu iri kuhakikisha mafanikio. Kwanza, ninaelewa rengo na maitaji ya mradi, kisha naandaa mpango wa kazi, unaoeleza hatua zote muhimu. Baada ya hapo, ninagawanya majukumu kwa ufanisi na kuhakikisha rasimali zote zinapatikana. Nikiwa nimepanga kira kitu, ninaanza kutekereza mradi hatua kwa hatua, nikifuatiria maendereo na kurekebisha changamoto zinazojitokeza.

Mimi sioni hajabya kurudi ujana lakini ningependa kutumia kila wakati wa maisha yangu vizuri zaidi Nikijifunza, kucheka na kufurahia familia na marafiki Ujana ni wafuraha na nguvu lakini kila kipindi cha maisha kinafaida zake Badale ya kurudi nyuma, napendekeza kuzingatia, napenda kuzingatia sasa na badae nikitumia uzoefu wangu wa zamani kufanikisha maamuzi, bora, afya na furaha ya kudumu.

Ndiyo, napenda kupika mimi napenda kupika. Kupika hunipa furaha na hunisaidia kupumzika baada ya shughuli za kila siku. Napenda kuandaa vyakula tufauti hasa vya nyumbani kwa sababu ni salama na vina ladha nzuri. Pia hupenda kujaribu mapishi mapya ili kuongeza ujuzi wangu na kubadilisha ratiba ya chakula.

Mimi napendelea chakura chenye radha yenye, mchanganyiko wa viungo na asiri, ambacho ni kitamu lakini pia cha afya. Napenda radha kidogo ya chumvi na pilipili, ikichanganywa na viungo kama tangawizi, kitunguu, saumu, na rimau kwa sababu uongeza radha bila kuaribu afya. Pia napenda vyakura vya asiri na matunda kwa sababu vina virubutisho na humfanya mtu ajisikie vizuri.

Mimi napenda zaidi kutumia muda na familia na marafiki kufanya kazi ninaipenda na kujifunza mambo mapia kila siku Furaya yangu kubo inatokana na kushirikiana na wengine, kusaidia wengine na kuona, mafanikia na yatokana na ujuhudi zangu Pia napenda kuwa na afya jema, kufanya mazoezi na kushugurikia, changamoto kwa hekima.

Mimi ninapokabiliana na mgogoro na mtu, kwanza najitahidi kubaki mtulivu na kusikiliza kwa makini sababu ya mgogoro huo. Siwezi kuamua haraka bila kuelewa upande wa pili, kisha ninaelezea hisia zangu kwa heshima na kwa maneno ya wazi nikitafuta suluhisho linalofaa kwa pande zote Mara nyingine ninauliza suluhisho au punguzo la mgogoro ili kumaliza hali hiyo kwa amani.

Mimi ninajistawisha wakati walikizo kwa kupanga muda wangu vizuri ili kufraia na kupumzika Kwanza ninapanga shuguri zinazopendeza kama kusafiri kutembelea familia na marafiki au kuenda sehemu za burudani Pia ninajipatia muda wakupumzika nyumbani kusoma vitabu kutazama firamu au kufanya mazoezi ya mwiri ilikuwa na afya jema.

Mtu aliyenifundisha jambo muimu ni mzazi wangu. Alinifundisha kuhusu maadiri, umuimu wa bidii, heshima kwa wengine na jinsi ya kufanya maamuzi sahihi maishani. Pia alinifundisha kushirikiana na kusaidia wengine kuwa mwaminifu na kuthamini, elimu na afya. Mafunzo haya yamenisaidia kukua kuwa mtu mzuri na mwenye marengo.

Mimi napendelea rangi nyepesi na tulivu kwa ukuta wa chumba kama buluu nyepesi, kijani cha pastel au beach. Rangi hii hunipa hisia ya utulivu, usafi na kupumzika na pia hufanya chumba kiwe kikubwa na cha kuvutia zaidi. Wakati mwingine napenda rangi zenye joto kama rangi ya machungwa au rangi ya dhahabu kwa ukuta moja kama msisitizo ili kuongeza mvuto na furaha.

Ndiyo, nina kumbukumbu za kutisha. Moja ya kumbukumbu hizo ni wakati nilikumbana na tukio rilisirotarajiwa riliro. Nilironifanya niwe na hofu kubwa. Kama ajari ndogo au tukio ra ghafra, ririnonishangaza. Kumbukumbu hizo zimenifundisha kuwa taadhari ni muimu kira wakati na ni razima kuzingatia usarama. Ingawa ni kutisha, pia unisaidia kukua kiakili na kuwa makini zaidi katika maamuzi yangu ya kira siku.